Linapo kuja suala la usafi na mavazi yangu, mimi ni mtu ninaipenda sana utaratibu. Hivyo, ninafua nguo mara mbili kwa wiki. Kwa kawaida, inaratiba maluuma ambapo nafua katikati ya wiki, jumatano, na mwisho wa wiki, jumamosi. Utaratibu huu unanisaidia sana kuhakikisha kuwa nguo zangu hazijai mwingi na kuniletea uchovu au usongo wa mawazo. Kufua mara mbili kwa wiki kuna nipa faida. Na moja wazo ya faida ambazo unanipa ni kudumisha usafi na afya ya ngozi. Kufua mara kwa mara, kuna nisaidia kuondoa jasho, vumbi na bateriki ambavyo kusanya kwenye ngozi wakati wa mchana. Hii ni muuhimu sana kwangu kwa sababu inazuia ngozi yangu kupata miwasho au harufu mbaya. Kama ambavyo mimi hujitahidi, hujikinga na jua kali kulinda ngozi, kufuwa nguo ni sehemu ya muendelezo wa kujali mwili wangu. Ya pili ni utulivu wa akili na mpangilio Ninaamini katika kanuni ya dakika tano Ikiwa jambo ndogo kama kufua nguo chache lina kuchukua muda mfupi nalifanye mapema ili kuzuia rundo la nguo chafu ambalo linaweza kunipa stress mazingira safi nyumbani ikiwemo harufu nzuri ya nguo zilizofuliwa ya nanipa amani ya moyo, sawa na jinsi ninavyo jisikia nikiwa kwenye nyu chumba changu cha kulala. Cha langi ya bluu hafifu inayotuliza akili. Ya tatu ni kulinda ubora wanguo. Ninapofua nguo mara kwa mara kwa makundi madogo, ninaweza kuzingatia maelekezo ya kitamba vizuri zaidi. Hii inazuia nguo zangu kuchaka haraka au kupoteza rangi kutokana na kukaa na uchafu kwa muda mrefu. Pia, inasaidia nguo zangu kubaki na mwonekano mpya na wakutvutia jambo linalo nipa ujasili nikiwa kazini au kwenye mikutano ya lashilika langu. Jambu la nne ni kuokoa muda na nishati. Badala ya kutumia jumapili yangu nzima kufua rundo kubwa la nguo, kufua mara mbili kwa wiki unifanya nitumie muda mchache zaidi kwa kila awamu. Hii inanipa nafasi ya kufanya mambo mengi ninayopenda kama kusikiza redio au muziki wajadi nikiwa naendelea na kazi hiyo Pia inaniwezesha kupata muda wa kufanya mazoezi ya mwili bila kuwaza kuwa nimelemewa na kazi za nyumbani Kwa ufupi, ratiba yangu ni ya kufua mara mbili kwa wiki ni sehemu ya mkataba wangu wakua na maisha yenye mpangilio, afya na furaha nyumbani. Na nitaendelea kufua mara mbili kwa wiki nguo zangu kila siku kwa kila mwaka Nihili nihakikishe nguo zangu ziko safi na pia mimi nina afya nzuri na na nina kuwa natazama vizuri na watu natazama kweni wanafuraia kweni tazama.

Ndiyo, nimepata fursa ya kuenda kwenye maonyesho ya sanaa mara kadhaa. Na mara, ninapofanya hivyo, ninajihisi kama nimeingia katika ulimwengu mwingine. Uliojaa ubunifu, tafakari na ya kina. Kwangu mimi, kuenda kwenye maonyesho ya sanaa, sio tu safari ya kuona picha au sanamu. Mbali ni uzoefu unaonigusa roho na akili Kuna sababu zinazonifanya nione umuhimu mkubwa wa kuenda kwenye maonyesho ya sanaa kati ya sababu hizo ni kujielewa na kutafakari yani inaitwa self-discovery sanaa ni lugha inayozungumza na nafsi yangu bila kutumia maneno Ninapozama kwenye picha au michoro napata nafasi ya kutulia na kutafakari maisha yangu Hii hunipa utulivu wa akili sawa na ule ninaupata nikiwa kwenye chumba changu au nikiwa kwenye familia yangu wakati nina napata wakati wa kufanya mambo ya na familia yangu sanaa inanifundisha kuona uzuri katika mambo madogo na kunipa mtazamo mpya wa matatizo ninayokumbana nayo umuhimu wa pili ni kuungana na utamaduni na historia kama ambavyo mimi hupenda muziki wa jedi na kwa ajili ya sauti za asili za alaa, kama ngoma na marimba, zinazoleta hisia ya utambulisho Maonyesho ya sanaa huni huniunganisha na mzizi wangu, kupitia michoro na sanamu Ninaweza kuelewa historia ya jamii yangu na thamani ya falsafa za mababu zetu sanaa ni daraja iliounganisha yaliopita na ya sasa Ikitupa passporti ya kuelekea ya kuelekea sisi na nani okay so sanaa ina umuhimu wa kutu unganisha na utamaduni wetu na historia yetu na kutufunza mambo waliopitia akina babu, mambo waliopitia waliokuja mbele yetu na walivyopata ushindi. Pia nasi tukachukua ubunifu huo na tukachukua motisha hiyo pia kufanya vitu mpya katika kizazi chetu. Ya tatu ni kuchochea ubunifu na ufikiri wa kina Maonyesho ya sanaa ni sawa na mazoezi ya viungo Kwa ajili ya ubongo wangu sawa kabisa na jinsi ninavyopenda hesabu kwa uwezo wake wakufunifanya nifikiri nifikiri kwa mantiki sanaa inanichochea kuvunja mipaka ya kawaida mipaka ya kawaida na ya kufikiri na kunifanya niwe mbunifu zaidi katika kazi yangu ya kila siku inanifundisha kuwa kuna njia nyingi za kutatua tatizo moja na kila njia ina uzuri wake So na ya ingine ubuni burudani na kuepuka msongo wa mawazo maisha ya kila siku yanaweza kuwa na majukumu mengi yanayosababisha uchovu kuenda kwenye maonyesho ya sanaa ni aina ya escapism inayonisaidia kusahau changamoto za kazi na kuzama kwenye ulimwengu wa rangi na muundo inanipa msisimuko na furaha sawa na ule unao unaopata ninapotazama michezo kama mpira wa miguu au nikisikiza redio kwa ajili ya burudani.

Ninapokuja sualala kuchagua kati ya chai au kahawa, mimi ni mpenzi mkubwa wa chai Hasaa chai ya viyungo ambavyo ina mchanganyiko wa asali sababu zinazonifanya nipende chai zimejikita katika afya, utulivu na mila ambazo zimekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku Kuna sababu kadhaa na umuhimu unaofanya mimi kuchagua chai kuliko kahawa na baadhi ya umuhimu hizo na sababu hizo ni utulivu wa akili na mwili. Tafauti na kahawa ambayo mara nyingi hunipa msisimuko wa gafra, chai inanipa utulivu wa kipeke. Kunywa kikombe cha chai, moto, hasa nyakati za jioni nikiwa kwenye chumba changu cha kulala kilichopakwa rangi ya bluu hafifu unanisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi. Chai inauwezo wa kunifariji na kunipa amani ya roho Jambu ambalo ni muhimu sana kwa afya ya akili na kihisia sababu ya pili ni ladha mchanganyiko na harufu ya asili Mimi huvutiwa sana na harufu ya viungo kama tangawizi, madarasini na iliki Harufu hizi hunikumbusha mazingira ya asili na muziki wajadi ambayo hutumia ala kama mianzi kutoa sauti zinazo akisi mazingira yetu. Napenda jinsi, chai inavyoweza kubadilika. Naweza kuongeza ndimu kwa ajili ya uchungu, kidogo au asali kwa ajili ya utamu. Hivyo, kutengeneza ladha inayolidhisha kila hisia yangu. Afya na kinga ya mwili, hiyo ni sababu ingine. Chai ina faida nyingi za kiafya, ambazo ni muhimu kwa ustawi wangu. Kwa mfano, kinga ya mwili, chai ya kijani au viyungo husaidia kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya mafua na kikohozi. Kunywa chai ni njia nyingine ya kuakikisha mwili wangu unapata maji ya kutosha. Jambo ambalo ni lazima hasa ni napojikinga na juwakali. Chai ya changawizi hunisaidia sana katika mngenyo wa chakula baada ya kula mlo mzito wenye ladha ya umami. Uzuri ingine wa kunywa chai baada bila kulingana natangawizi na kahawa ni uhusiano wa kijamii na furaha nyumbani chai ni kinywaji kinacholeta watu pamoja Ninapokuwa na furaha nyumbani napenda kuandalia wageni wangu au familia chai na kuanza mazungumuzo marefu ni rahisi kufanya mazungumzo ya kina kuhusu shirika letu au hata kujadiliana kuhusu hesabu na mipango ya bajeti tukiwa tumeshika vikombe vya chai. Hii inajenga hisia za kushirika na umoja. Na nambali ya tano ni urahisi wa kupata na kununua Kwa sababu kwa sakawaida mimi hupenda kufanya manunuzi ya vitu mtandaoni ili kupata aina mbali mbali za majani ya chai kutoka sehemu tofauti duniani urahisi huu unanifanya nijaribu radha mpia kila mwezi Jambo ambalo huleta msisimuko katika ratiba yangu ya kila siku.

Ndio, mimi ni mpenzi mkubwa wa kuendesha baskeli na kwangu mimi huwa si si sio tu mchezo au njia ya usafiri. Mbali ni mfumo kamili wa maisha unayounganisha afya ya mwili, utulivu wa akili na uhusiano wa karibu na mazingila ya nayonizunguka. Ili kuelewa kwanini napenda shughuli hii kwa kiasihiki ni vyema nifafanue faida zake na jinsi inavyo inavyo ingilia na nyanja mbalimbali za maisha yangu ya kila siku Kwa kwanza kabisa kuendesha baskeli ni sehemu muhimu ya mazoea yangu ya mwili kama tunavyojua mazoea ya mara kwa mara huimarisha moyo na mshipa wadamu na kwangu mimi baskeli ndio njia bora ya kufanya mazoezi ya aerobic Kila ninapoka nyanga kanyangio na hisi misuli ya miguu yangu ikii marika na mifupa yangu ya kifanya kazi kwa ufanisi zaidi Hii inasaidia kuthibiti uzito wangu na kuongeza kinga ya mwili Jambo ambalo ni muhimu sana katika kuzuia magonjwa yasioambukiz yasioambukiza kama shinikizo la juu la damu na sukari Zaidi ya afya ya mwili kuendesha basikili nitabia ya akili yangu katika ulimwengu huu wenye majukumu mengi ya shirika na msongo wa mawazo Kupanda baskeli kuna nipa fulsa ya kutoroka yani kuescape Ninapokuwa njiani upepo mwanana unanipumpuliza usoni kunisaidia kutoa homoni za furaha kama endorphin huu ni wakati wangu wa kutafakari, sawa na muda ninaotumia kwenye chumba changu chakulala chenye langi ya blue hafifu inani Inaniondelea mawazo hasi na kunipa utulivu wa hali ya juu Huku ni kifurahia sauti za asili zinazo nizunguka Mlio yandege au pepo kwenye mti ambao huni kumbusha uzuri wa muziki za jadi kuendesha baskeli kuna ni ruhusu kuona ulimwengu wa jicho tofa na kwa jicho tofauti tafauti na nikiwa ndani ya gari ambapo nimefung nimefungwa kwenye vioo baskeli inanipa uhuru wa kusimama popote na kustaajabu uzuli wa mazingira Naweza kuona macheo ya jua au kugundua njia mpya ambayo singeona kwa usafili mwingine Ata hivyo, mimi hua muangalifu sana na jua kali hio nina Hivyo ninavyoendesha zaidi nyakati za asubui na jioni na paka mafuta ya kinga pamoja na kuvaami wani ya jua ili kulinda macho ya macho na ngozi yangu. Hata katika hobi hii mimi hutumia teknolojia kuhisisha mambo Kulahisisha mambo Kabla ya kununua vifaa vyangu vya baskeli kama kofia ngumu Yani helmet au viatu maalumu Mimi hufanya manunuzi ya vitu mtandaoni Hii inaniruhusu kusoma mapitio ya wateja wengine na kupata vifaa bora kwa beinafuu bila kupoteza muda mwingi madukani. Pia mimi hutumia programu za simu kufuatilia mwendo wangu na umbali nilio tumia.

Ndiyo, mimi ni mtumiaji mkubwa wa mfumo wa usalama wa vidole, yaani Biometric Fingerprint System. Na kwangu mimi, teknolojia hii imekuwa sehemu muhimu sana ya usalama na urahisi katika maisha yangu ya kila siku, ya kujitahidi, ya kuditiraji. Kutumia alama ya vidole, siyo tu suwala la kisasa mbali ni uamuzi wa kimkakati unaounganisha usalama wa hali ya juu na ufanisi wa muda. Kuna ufafanuzi wa kina kuhusu kwa nini nimechagua mfumo huu wa jinsi unavyogusa nyanja mbalimbali za maisha yangu ya kwanza ni usalama wa kipekee na wa kibinafsi sababu ya kwanza kabisa inayofanya nitumie mfumo wa kibidole ni uhakika wa usalama tafauti na nyuwali, yaani password, au nambali za siri, yaani pin, ambazo zinaweza kukumbukwa, kuibiwa, au kukisiwa na watu wengine, alama ya vidole ni ya kipekee kwa kila binadamu. Hakatika ulimwengu ambapo habari za uongo na wizi wa utambulisho vimeongezeka kutumia alama yangu ya kidole kunanipa amani ya moyo kwamba mimi pekee ndiye ninayeweza kufungua vifaa vyangu Hii inanipa utulivu sawa na ule unaopata nikiwa kwenye nyumba yangu Chumba changu cha kulala chenye langi ya blue hafifu Nikijua kwa sili zangu na nyaraka zangu za shirika ziko salama kabisa Mimi ni muamini wa kanuni ya dakika tano Ikiwa jambo ninaweza kufanyika kwa haraka basi, linafanyika sasa hivi Kabla ya kutumia mfumo wa vidole, nilikuwa nikipoteza muda mwingi kuandika nyiwali ndefu kila ninapotaka kufungua simu au kompyuta yangu Sasa kwa kugusa tu sehemu ya kitambuzi kifaa changu kinafunguka ndani ya sekunde moja urahisi huu unanisaidia sana ninapokuwa na haraka ya kupata habari za papo kwa papo au ninapotaka kufanya maamuzi mtandaoni kwa haraka kabla ya ofa kuisha kama mpenzi wa kufanya manunuzi ya vitu mtandaoni, mfumo wa vidole umefanya miala yangu kuwa rahisi na salama zaidi Ninapotumia programu za benki au malipo ya simu sitakiwi kukariri namba nyingi za siri kwa kila muamala alama ya kidole inadhibitisha utambulisho wangu kwa haraka, jambo linalo nisaidia kusimama, kusemamia bajeti yangu kwa ufanisi na kutumia uwezo wangu wa hesabu kupanga matumizi bila usumbufu wa kiufundi. Hii inanipa furaha sawa na ile ya kujizawadia keki ya chokuleti nzito baada ya kukamilisha kazi ngumu Kukariri nyiwala tafauti kwa kila akaunti baluwa pepe, mtandao wa kijamii, mifumo ya kazi na shirika inaweza kusababisha msongo wa mawazo au uchovu wa akili Kwa kutumia mfumo wa usalama wa vidole, nimepunguza mzigo huu kichwani mwangu. Hii inanipa nafasi ya kutumia akili yangu kwa mambo muhimu zaidi kama kutafakari.

Ndiyo, nimepata fursa ya kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa na kwangu mimi, uzoefu huu umekua mmoja ya guzo muhimu zinazojenga utu wangu mtazamo wangu na maisha na uhusiano wangu na jamii inayonizunguka kujitolea sio tu kutoa nguvu au muda bila malipo ya kifedha mbali ni uwekezaji wa kiroho na kijamii unaoleta uradhi ambao huwezi kuupata mahala pengine popote. Hapa kuna ufafanuzi wa kina wa uzoefu wangu na umuhimu wa kazi ya kujitolea katika maisha yangu. Kupitia kazi ya kujitolea, nimejifunza maana halisi ya hisia za ushirika, yaani the sense of belonging. Nimeponya, nimeponya nimepofanya kazi na wengine kwa ajili ya lengo moja linalonufaisha jamii kama vile kusaidia kituo cha watoto yatima au kusafisha mazingira Ninahisi kuwa mimi ni sehemu ya kitu kikubwa kuliko nafsi yangu hali hii ya umoja na upendo inalenga furaha ya kweli, nyumbani na katika jamii, sawa na jinsi ninavyofurahia mazungumzo ya familia katika tukiwa tumeshiriki vikombe vya chai kazi ya kujitolea mara nyingi inakukutanisha na changamoto zinazohitaji ufumbuzi wa haraka na wa kibunifu. Hii imenisaidia kukuza uwezo wangu wa kufikiria na wa kina. Sawa na jinsi ninavyotumia hesabu kujivunja tatizo ngumu kwa kuwa sehemu ndogo zinazotatulika. Katika miradi ya kujitolea, nimejifunza kutumia rasilimali chache kupata matokeo makubwa. Jambo ambalo limeongezea thamani yangu hata katika shirika langu la kudumu. Kuna siri kubwa ya kufuraha katika kutoa kujitolea kumenisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza utulivu wa akili Ninapomsaidia mtu mwingine ubongo wangu huachilia homoni za furaha zinazonipa amani sawa na ile niliyozungumzia nikiwa kwenye chumba changu cha kulala chenye rangi ya hafifu blue ni aina ya tiba inayoniondolea uchovu wa majukumu ya kila siku na kunipa sababu mpya ya kutabasamu kujitolea kumenifundisha kusimamia muda wangu vizuri Ninapopanga ratiba yangu ya kuenda kutoa huduma mimi hufuata kanuni za dakika tano ili kuhakikisha sichelewi na natekeleza majukumu madogo madogo kwa ufanisi nidhamu hii pia huni inanidhirimisha kupanga ratiba yangu kufua nguo mara mbili kwa wiki hadi kuhakikisha nina muda wa kutosha wa kufanya mazoea mazoezi ya mwili kwa baiskeli Mara nyingi, kazi zangu za kujitolea zimekua zikinihusisha nyanza za kijamii kama vile kuandama onyesho ya sanaa na mitaani au kutamasha muziki ya jadi. Shughuli hizi zimenisaidia kuelewa na kuthamini utambulisho wangu wa kihistoria ya jamii.

Kuwa kiongozi mzuri ni zaidi ya kuwa na cheo na sanaa ya uongozi watu kuelekea kwenye mafanikio huku ukijenga mazingira ya kuaminiana na kuheshimiana. Katika uzoefu wangu ndani ya shirika langu, nimebaini kuwa uongozi bora unategemea sifa kadhaa, muhimu ambazo zinagusa akili na hisia za wale wanaongoza. Mambo ya, moja wazo ya sifa hizo ni kiongozi lazima awe mtu wakuaminika. Mawasiliano ya wazi ni sifa ninayoithamini sana kwani huondoa mashaka na kujenga uaminifu mkubwa ndani ya timu. Ninapowasiliana na wenzangu mimi hujitahidi kuwa mkweli na muwazi kuhusu malengo na changamoto zetu. Hii inajenga hisia ya ushirika ambapo bila mtu, kila mtu anajihisi kudhaminiwa na kuwa sehemu ya maono mapana ya shirika. Viongozi bora hawaachi kazi, mara nyingi huwacha viongozi wabaya ambayo hawawasikilizi. Mimi huwaamini katika kuwa kiongozi msikivu ambaye yuko tayari kupokea maoni na kuelewa changamoto za kibinafsi za wafanyikazi wenzangu. Hii ni muhimu kwa kudumisha uwiano wa kazi na maisha binafsi. Nikitambua kuwa kila mwanatimu ana maisha nje ya ofisi, sawa na mimi ninavyo furahia utulivu wa chumba changu cha kulala baada ya kazi. Katika uongozi, changamoto haziepukiki Ninatumia uwezo wangu wa kufikiria kwa kina yaani problem solving ili kuvunja matatizo makubwa kuwa sehemu ndogo zinazotatulika mbinu ambayo nimejifunza kupitia kupenda kwangu hesabu. Kiongozi mzuri hapaswi kupanikishwa na matatizo Ila anapaswa kutumia mantiki na ubunifu kupata suluhu, sawa na jinsi ninavyotumia kanuni ya dakika tano kukabiliana na majukumu madogo kabla ya kabla hayajawa makubwa. Kiongozi anapaswa kuwa na dira na kutoa fursa za kukua kitaaluma kwa wengine. Mimi hufurahia kuona wenzangu wakipata mafunzo na kupanda ngazi ndani ya shirika. Hii inaleta ushindi mdogo, unaongeza morali ya kazi. Ninapowapa Ninapowapa motisha wenzangu, mimi hutumia mifano ya maisha. Kama vile umuhimu wa nidhamu tunavyopata tunapofanya mazoezi ya mwili kwa baskeli au unyenyekevu unaotokana na kazi ya kujitolea Hakuna kitu kinachotia moyo kama kusema asante kwa kazi nzuri Kiongozi mzuri hutambua juhudi za timu yake na kutoa pongezi hadharani unyenyekevu huu unanisaidia kukumbuka kuwa mafanikio yote ni ya pamoja Hata tunapokuwa na furaha nyumbani au ofisini kusherehekea kwa kula keki ya chokoleti nzito au kunywa chai pamoja huimarisha umoja wetu teknolojia imerahisisha uongozi na kiongozi mzuri lazima awe na uwezo wa kutumia zana za kisasa. Mimi hutumia mifumo ya ya usalama wa vidole kulinda taarifa za, na wafanyika, na wakufanya maamuzi ya haraka kulingana na habari za papo hapo zinazopata kupita redio au mitandaoni ya kijamii.

Linapokuja swala la usafi wa mwili wangu, mimi ni mtu ninayezingatia sana utaratibu na nithamu Hivyo ninaoga mara mbili kwa siku, ratiba hiyo siyo tu suwala la kawaida mbali ni mkakati wangu wa kudumisha afya, utulivu wa akili na kuwa na muonekano nadhifu katika majukumu yangu yote. Kila asubui baada ya kufanya mazoezi mepesi ya mwili kujiandaa na siku ninaoga ili kuamsha mwili wangu kikamilifu. Kuoga asubui kunanisaidia kuondoa jasho lililo zalishwa wakati wa kulala na kunipa mtisimuko wa kuanza majukumu yangu ya shirika nikiwa na nguvu na umakini. Hii ni sehimu ya kanuni ya dakika tano yangu. Kutumia muda mchache, bafuni, kunanipa ushindi wa kazi wa siku na kunifanya nifikili kwa haraka, sawa na jinsi ninavyopenda kutatua changamoto za hesabu. Baada ya kukamilisha majukumu ya siku, hasa ikiwa nimekua nje, nikikabiliana na jua kali ambalo linaweza kuharibu ngozi na kusababisha uchovu kuoga jioni ni tiba kwangu. Maji ya uvuguvugu yananisaidia kurelax misuri yangu baada ya safari ya baskeli au kazi za ofisini. Huu ni wakati wa kutoa vumbi na bacteria zote za mchana. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya ngozi yangu kama ambavyo kufua nguo mara mbili kwa wiki kunanifanya kunavyoweka mavazi yangu katika hari ya usafi. Kuoga kwangu ni zaidi ya usafi. Ni muda wa kutafakari. Ninapokuwa bafuni mara nyingi mimi hupata mawazo mapya na bunifu sawa na msisimuko ninaoupata ninapozuru maonyesho ya sanaa Baada ya kuoga jioni ninarudi kwenye chumba changu cha kulala kwenye chenye langi la blue hafifu nikiwa nimejisafisha na kutulia jambo linalo nisaidia kupata usingizi mzito na wa kuridhisha kwenye kitanda changu usafi wa mwili unachangia kwa kiasi kikubwa katika furaha nyumbani Ninapokuwa msafi, ninajihisi mwenye ujasili wa kujumuika na familia na marafiki kwa ajili ya mazungumzo tukiwa tunafurahia chai ya viungo au keki ya chokleti Harufu nzuli na muonekano wa usafi huleta amani na upendo katika mazingila yanayonizunguka kama ambavyo mimi hutumia mifumo ya usalama wa vidole kulinda vifaa vyangu vya kidigitali Kuoga mara mbili kwa siku ni mfumo wa usalama wa afya yangu ya mwili inanisaidia kuzuia magonjwa ya ngozi na kunifanya nionekane kama ngozi kia makiongozi mwenye mpangilio na ali anaejitambua ni sehemu ya kazi yangu ya kujitolea kwangu mwenyewe kuwakikisha hekalu ya roho yangu mwili wangu liko katika hali bora wakati wote Kwa ufupi, kuoga mara mbili kwa siku kumenifanya niwe binadamu mwenye tija, mwenye amani na mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto za kila siku nikiwa na tabasamu na ngozi yenye afya.

Linapokuja swala la upendeleo wa chakula, mimi ni mpenzi mkubwa wa ladha zinazoridhisha nafsi. Na bila shaka, nyama ninayoipenda zaidi kuliko zote ni nyama ya mbuzi. Hasaa ile iliochomwa kwa ustaidi. Upendo wangu kwa nyama hii inatokana na sababu nyingi zinazohusisha latha yake ya kipeke. Faida za kiafya na jinsi inavyoleta watu pamoja Nyama ya mbuzi inaladha ya kipekee ambayo ni mchanganyiko wa utamu wa asali na mguso wa kishindo ambao wapenzi wa nyama huita umami Ninapokula nyama hii nafurahia jinsi inavyoweza kunyoni Kunyonya viungo kama tangawizi, iliki na pilipili manga Jambo lilalofanya kila tonge liwe na msisimuko wa ladha ladha hii hunikumbusha utulivu wa chumba changu cha kulala chenye rangi ya blue hafifu Kwani nyama ya mbuzi inapotayarishwa vizuri inanipa hali ya uradhi na amani ya moyo. Mimi ni mtu ninayejali sana mazoea ya mwili na afya ya kwa jumla. Nyama ya mbuzi inajulikana kuwa na kiasi kidogo cha mafuta na korestroli. Ikilinganishwa na nyama ya ng'ombe au kondoo, lakini ina proteini nyingi na madini ya chuma. Hii inanisaidia kupata nguvu ninayohitaji kwa ajili ya kuendesha baiskeli au kufanya kazi zangu za kishirika bila kulemea mwili na mafuta yasiyohitajika. Ni nyama inayounga mkono mfumo wangu wa maisha wa kujali afya Nyama ya mbuzi hasaa nyama choma ni kielelezo cha hisia za ushirika na umoja Mara nyingi tunapoamua kuchinja mbuzi ni wakati wa sherehe kama vile siku yangu ya kuzaliwa au tunapokusanyika na marafiki Harufu ya nyama inayochomwa mkaa huleta msisimuko wakijamii, sawa na ule wa kusikiliza muziki wa jedi wenye ala za asili. Ni chakula kinachowafanya watu wazungumze, wacheke na kufurahi furaha nyumbani huku wakishiriki kinywaji kama chai na chai ya viungo. Katika ulimwengu wa sasa, mimi hupenda kurahisisha mambo kwa kutumia kanuni ya dakika tano kwa maandalizi madogo. Lakini, kwa nyama ya mbuzi, mimi hutoa muda wa kutosha ili iive vizuli. Pia, mimi hufanya manunuzi ya vitu mtandaoni ili kupata nyama kutoka kwa wasambazaji waaminifu. Wanaozingatia usafi inanifanya nitumie uwezo wangu wa hesabu kupima kiasi hasihi cha viungo na muda wakupika ili kupata matokeo bora yanayoridhisha kila kionjo. Kula nyama ya mbuzi kunanikumbusha malezi yangu na utambulisho wangu wa kitamaduni Inayoruhusisha, inayorudisha nyuma kwenye simulizi za redio kuhusu maisha ya kijiji na mila za mababu zetu ni chakula ambacho na historia na na nimeunganishwa na asili yangu sawa na jinsi ninavyojihisi ninapozuru maonyesho ya sanaa yanayoakisisha maisha yetu.

Sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa kwangu ni tukio la kipekee ambalo hutumia kama daraja ya kuvuka kutoka mwaka mmoja wa maisha kuenda muingine wa shukrani furaha na tafakari ya kina ni siku ambayo ninaiweka wakfu kwa ajili ya kulisha nafsi yangu kuimarisha mahusiano yangu na kujiwekea malengo mapya ya maisha Ninapoamuka asubuhi ya siku ya kuzaliwa Jambo la kwanza ninalofanya ni kutenga muda wa tafakari au maombi huu ni wakati wangu wa kutoa shukurani kwa zawadi ya uhai na kutathmini safari yangu ya mwaka uliopita Baada ya hapo, mimi hufanya mazoezi mepesi ya mwili ili kuamsha mzunguko wa damu na kuachilia homoni za furaha. Zitakazo nifanya njihisi mwenye nguvu siku nzima. Ili kufanya siku iwe na mvuto, mimi huakikisha mazingila yangu ni masafi na yenye harufu nzuru. Mara nyingi, mimi hufuata ratiba yangu ya kufua nguo ili kuwa na mavazi nadhifu na yenye harufu ya upya. Mapumziko yangu ya mchana nikiwa nimechoka ni yatumia katika chumba changu cha kulala ambacho kimepakwa rangi ya bluu hafifu rangi hii hunipa amani ya moyo na kunisaidia kutulia nikiwa nimepumzika kwenye kitanda changu ninacholiithinisha sana siku ya kuzaliwa kwangu ni karamu ya ladha ninazozipenda kwa chakula cha mchana au jioni. Mimi hupenda kuandaa mlo mwenye ladha ya umami kama vile nyama ya mbuzi choma. Nyama hii huniridhisha sana kwa utajiri wake wa ladha. Lakini sherehe haikamiliki bila keki ya chokoleti nzitra. Yani dark chocolate cake naipenda keki hii kwa sababu ina balansi nzuri kati ya utamu na uchungu wa asali wa kakao Jambo linaloashiria mchanganyiko wa ladha za maisha muziki ni roho ya sherehe yangu Mimi hupenda kusikiza muziki wa jadi wenye ala za asili kama ngoma na mariba. Sauti hizi zinanipa hisia ya utambulisho na amani ya roho. Pia mimi husikiliza redio ili kupata mchanganyiko wa nyimbo na labda kutikia salamu za heri ambazo marafiki zangu wamezituma kupitia vipindi vya kijamii. Jioni mimi huaalika marafiki na familia nyumbani kwa ajili ya mazungumzo na vicheko. Tunapokutana tunapenda kunywa chai ya viungo huku tukibadilishana mawazo na simulizi za mafanikio Ikiwa kuna mchezo wa mpira wa miguu kwenye televisheni, tuna utazama pamoja ili kupata msisimuko wa ushindani na kuimarisha hisia zetu za ushirika Hapo ndipo furaha ya kweli ya nyumbani inapopatikana katika umoja na upendo Hata katika sherehe mimi hutumia teknolojia kurahishisha mambo Mara nyingi mimi hutumia manunizi ya mtandaoni kujizawadi kitu ambacho nimekua nikikitamani kwa muda mrefu Nikifurahia urahisi wa kufanya hivyo nikiwa nyumbani Pia mimi hutumia mifumo ya usalama wa vidole kwenye vifaa vyangu.

Linapo kuja swala la michezo ya olimpiki Mchezo ambao unateka moyo wangu na kunifanya nisikie kila mara ninapo utazama ni mashindano ya riadha, yani track and field Ususan mbio za mita mia moja na mita mia mbili Kwangu mimi riadha sio tu mchezo wa kasi mbali ni kielelezo cha juu kabisa cha uwezo wa mwanadamu nithamu na jitihada za kuvunja mipaka ya kile kinacho onekana kama hakiwezekani. Ninapowaona wanariadha wakijipanga kwenye mistari yao inahisi msisimuko ambao siwezi kupata kwenye mchezo mwingine wowote. Ni mchezo ambao matokeo yake yanategemea uwezo wa asili wa mwili uliounganishwa na miaka mingi ya mazoezi makali. Hii inanikumbusha umuhimu wa mazoezi ya mwili katika maisha yangu. Ingawa mimi sio mwanariadha wa kulipwa kuona jitihada zao kunanipa motisha ya kuendelea na safari zangu za baskeli na kuimarisha afya yangu kila siku. Mbio za mita mia moja ni tukio la kusisimua zaidi kwa sababu kila kitu kina amuliwa ndani ya sekunde chache. Hii inaendana na fulsafa yangu ya kanuni ya dakika tano. Kwamba mambo makubwa yanaweza kuanza au kuamuliwa ndani ya muda mfupi sana katika riadha kuna nafasi ya kosa kuanza vibaya kidogo tu kunaweza kugarimu medali ya dhahabu uamuzi huu wa haraka na wa umakini mkubwa unasaidia hata katika kazi yangu ya shirika ambapo umakini wa hali ya juu unahitajika olimpiki inawaleta watu kutoka mataifa yote pamoja na riadha ndicho kiini cha umoja huu Ninapokaa sebulini kwangu na marafiki zangu tunashangiria kwa nguvu zote bila kujali wanariadha anatoka nchi gani bora tu anaonyesha ufundi wa hari ya juu. Hii inajenga hisia za ushirika na upendo ambazo ni adimu kupatikana. Mara nyingi, tunatazama mashindano haya huku tukinywa chai ya viungo na kula keki ya chokleti nzito. Tukifurahia umoja wetu kama marafiki huku tukishukudia ituria ikiundwa. Mimi ni mtu wa hesabu na mantiki. Hivyo, ninavutiwa sana na jinsi wanariadha wanavyotumia sayansi na teknolojia kuboresha muda wao. Kwanzia viatu vyao vilivyotengenezwa kwa ufundi wa hali ya juu, hadi lishe yao inayopangwa kwa umakini. Kile kitu kina hesabiwa. Hata mimi ninapofanya maamuzi, manunuzi ya vitu mtandaoni kwa ajili ya vifaa vyangu vya michezo, mimi hupenda kusoma mapito na kutumia data kuhakikisha napata vitu kitu kinacho nisaidia kufika malengo yangu ya afya. Wanariadha wengi wana hadithi za kusisimua za jinsi walivyotokea kwenye mazingira magumu au jinsi walivyoshinda majeraha makali. Hadithi hizi za ushujaa zinabihiana na thamana ninayozipata katika kazi ya kujitolea.

Ndio, nimepata fulsa ya kulima mara kadhaa na kwangu mimi kilimo sio tu shughuli ya kuzalisha chakula mbali ni darasa la maisha Inalonifunza uvumulivu nithamu na unyenyekevu mbele ya nguvu ya asili Kulima kumenipa fulsa ya kuungana na althi kwa namna ambayo hakuna shughuli nyingine ya ofisini au ya kiteknolojia inayoweza kufanya. Kilimo kimenifundisha kuwa asili haina subira kwa wazembe. Ili kupata mazao bora ni lazima niamke mapema sana kabla ya jua kali kuanza kuunguza Hapa ndipo ninapotumia kanuni ya dakika tano Ikiwa kuna paliza ndogo inatakiwa kufanyika au miche inahitaji maji ninaifanya papo hapo kabla ya tatizo halijakua kubwa nidhamu hii ya kuahisi ya kuwahi sambani asubuhi na mapema inafanana sana na jinsi ninavyopanga ratba yangu ya mazoezi ya mwili wa baskeli. Lazima uwe na mpangilio ili ufanikiwe. Kuhusu udongo wa mikono yangu na kunusa harufu ya athi baada ya mvua ya kwanza kunanipa utulivu wa kipekee, ni tiba ya akili inayoniondolea msongo wa mawazo wa kazi za kila siku katika shirika langu. Ninapokuwa shambani akiri yangu inatulia sawa na nikiwa kwenye chumba changu cha kulala chenye rangi ya blue hafifu Kilimo kinanipa nafasi ya kutafakari mambo mazito ya maisha huku nikiwa nimezungukwa na kijani kibichi ambacho Jambo ambalo ni muhimu kwa afya yangu ya akili na hisia watu wengi wanafikiri kulima ni nguvu tu Lakini kwangu mimi ni sayansi Natumia uwezo wangu wa hesabu kupiga mahesabu ya umbali na wa miche kiasi cha mbolea kinachohitajika kwa kila eneo na kukadiri mavuno nitakayopata Huku ni ni huku ni ufikiri wa kina, yaani problem solving, katika vitendo kujua ni lini nianze kupanda kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa Yanayotangazwa kwenye redio kunanifanya niwe mkulima mwenye busara na mikakati Kilimo kinaleta hisia za ushirika mkubwa Mala nyingi mimi hulima na marafiki au ndugu na baada ya kazi ngumu tunajumuika pamoja kwa ajili ya mapumziko Hakuna kitu kinachoniridhisha kama kula chakula ambacho nimekipanda kwa mikono yangu mwenyewe Tunapokusanyika nyumbani kufurahia mahindi ya kuchoma au mboga za majani kutoka shambani huku tukinywa chai ya viungo tunapata furaha nyumbani ambayo haiwezi kuinunua sokoni Hii pia huimarisha upendo na upendo na umoja wetu Hata nikiwa shambani, mimi huwacha teknolojia inisaidie Kabla ya msimu kuanza, mimi hufanya manunuzi ya vitu mtandaoni ili kupata mbegu bora na vifaa vya kisasa vya kumwagilia ni inalooneka muda kupita fulsa Mimi hutumia usalama wa vidole kulinda simu yangu ambayo inaprogramu maalum za kufuatilia hali ya udongo na wadudu.

Katika mazingira ya kazi ya kila siku ndani ya shirika langu, mimi huchukulia matatizo si kama vikwazo, mbali kama fulsa za kipekee za kujifunza na kuboresha mifumo yetu. Kushugulikia tatizo kazini kwangu ni changamoto wa kimkakati unaounganisha utulivu wa akili, uchambuvu wa kina na ushirikiano wa timu hatua yangu ya kwanza kabisa ni kubaki na utulivu Ninaamini kuwa huwezi kupata suluhu sahihi ukiwa na hofu au shinikizo la akili ili kufanikisha hii, mimi hutumia mbinu za kupumua na kutafakari ambazo hunipa amani ya moyo, sawa na ile ninayoizungumzia, nikiwa kwenye chumba changu, cha kulala chenye rangi ya blue hafifu. Akili ikitulia, ninaweza kuona tatizo katika uhalisia wake, bila kuongeza hisia hasi zinazoweza kupotosha ukweli. Baada ya kutulia, ninaanza kuchambua mzizi wa tatizo, yani the root cause analysis. Hapa, ndipo ninapotumia uwezo wangu wa hesabu na mantiki. Mimi hupenda kuvunja tatizo kubwa kuwa sehemu ndogondogo zinazoweza kudhibiti kwa mfano, ikiwa kuna mradi unaochelewa Ninaangalia tuwa takwimu na hesabu rasilimali zitakazotumika na kutafuta mahali ambapo mnyororo umekatika Hu ni ufikri wa kina, yani problem solving unaonisaidia kupata suruhu ya kudumu baada ya kuziba ufa kwa muda mfupi katika kushugulikia matatizo, mimi huchukua hatua za haraka kwa matatizo madogo yanayoweza kukua Ikiwa tatizo ni jambo linaloweza kutatuliwa ndani ya muda mfupi kama vile kujibu baruwa pepe muhimu au kurekebisha kosa ndogo la kiufundi nafuata kanuni ya dakika tano. Na kutatua papo hapo Hii inazuia mrundiko wa kero ndogo ndogo ambazo zinaweza kuleta msongo wa mawazo badae Mimi ni muumini wa uongozi ushirikishi Ninatambua kuwa wakati mwingine suruhu bora inatoka kwa wenzangu Hivyo, mimi huwaalika timu yangu na watengenezi hisia za ushirikiano ambapo kila mtu anahisi huru kutoa maoni yake. Tunapojadiliana kuhusu tatizo, tukiwa tunakunywa chai ya viungo, tunajenga mazingira ya upendo na umoja na yanayochochea ubunifu. Hii inatusaidia kuona tatizo kutoka pembe tafauti ambazo nisingeweza kuziona peke yangu katika ulimwengu wa sasa, habari ni siraha Mimi hutumia vifaa vyangu vya kidigitali ambavyo vinalindwa na usalama wa vidole ili kupata data muhimu na habari za papo kwa hapo Ninazoweza kunisaidia kufanya maamuzi sahihi Pia hufanya utafiti na hata manunuzi ya mtandaoni Ikiwa tunahitaji zana au programu mpya za kutatua changamoto husika Huku nikisoma mapitio ya wateja ili kuhakikisha tunatumia rasilimali za shirika kwa hekma Baada ya tatizo tunatulia mimi hufanya tathmini ya nini nimejifunza.

Inapokuja swala la burudani ya picha mjongeo mimi ni mtu ninayependa sana kazi yenye ubora na aina ya filamu ninayozipenda zaidi ni filamu za uchunguzi na kusisimua, yaani psychological thrillers pamoja na zile za kihisturia na utamaduni, historical epics sababu zinazonifanya nivutiwe na aina hizi za filamu zimejikita katika kiu yangu ya kutaka kuelewa undani wa akili ya mwanadamu asili yetu na uwezo wa sanaa katika kubadilisha mtazamu wa maisha Napenda filamu za uchunguzi kwa sababu zina nilazimu kutumia uwezo wangu wa hesabu na mantiki kutegua kivitendawili vilivyo fichwa kwenye hadithi Filamu hizi mara nyingi huanza na tatizo ngumu ambalo linahitaji ufikiri kwa kina kulitatua Jambo ambalo linaakisi jinsi ninavyo shambulia matatizo ndani ya shirika langu. Ninapokuwa nimekaa sebuleni kwangu. Akili yangu inakua ikifanya kazi kwa kiasi kujaribu kubashiri nini titakalotokea kabla ya movie kuisha. Hii ni zaidi ya burudani. Ni mazowezi ya akili. Baada ya siku ndefu ya kukabiliana na changamoto za kazi au hata baada ya kufanya mazowezi ya mwili kwa baskeli, mimi hupenda kurudi kwenye chumba changu cha kulala chenye rangi ya blue hafifu ili kutazama filamu hizi. Langi hii ya blue hafifu inatengeneza mazingila ya utulivu yanayo ni ruhusu kuzama kabisa kwenye ulimwengu wa filamu ni wakati wangu wa kutoroka kidogo kutoka kwenye majukumu ya kila siku na kuingia kwenye simulizi zinazo nifanya nishangae na kutafakari jambo linalonipa furaha nyumbani Filamu za kihistoria, yaani historical epics zinanivutia sana kwa sababu zinaonyesha asili ya utamaduni wa binadamu Ninapozitazama nahisi niko kwenye maonyesho ya sanaa ya kimataifa Filamu hizi mara nyingi hutumia muziki wa jadi na ala za asili kwenye sauti zao Yaani sound tracks. Jambo ambalo hunikumbusha utambulisho wangu na historia ya mababu zetu. Ni kama kusikiliza simulizi za kale kwenye redio lakini safari hii zikiwa na picha zenye rangi na mambo ya kustaajabisha. Ili kuhakikisha ninaona kazi yenyewe ubora wa hali ya juu Mimi hutumia teknolojia kurahisisha mchakato huu Mara nyingi mimi hufanya manunuzi ya mtandaoni ili kupata usajili wa mifumo ya kisasa ya filamu Yaani streaming platforms Kabla ya kuchagua filamu, mimi hufuata kanuni ya dakika tano kwa kusoma mapitio na kuangalia trailer ili kuhakikisha zi topo teza muda wangu kwenye kazi isiofaa. Pia mimi hutumia mifumo ya usalama wa vidole kulinda akaunti zangu za burudani ili kumbukumbu zangu na orodha ya filamu ninazopenda zibaki kuwa salama na binafsi. Pilamu hizi ni kicheko kikubwa cha mazungumzo, tunapo kusanyika na marafiki, tunapo kutana na kunywa chai ya viungo, kujihika, hata tukiwa keki ya chokleti.

Linapokuja swala la kukabiliana na msongo wa kazi ndani ya shirika langu, mimi kuchukulia hali hiyo kama mtihani wa ustahimilivu na nidhamu ya binafsi. Msongo wa mawazo kazini usipodhibitiwa unaweza kuathiri tija na furaha ya mtu Hivyo nimejenga mfumo madhubuti wa hatua kwa hatua unaonisaidia kurejesha utulivu na umakini msongo mara nyingi hutokana na kuona rundo la kazi ambazo hazijakamilika Jambo la kwanza ni nalofanya ni kutumia kanuni ya dakika tano na kamilisha kazi ndogondogo zote ambazo zinachukua muda mfupi ili kupunguza idadi ya vitu vilivyo kwenye orodha yangu. Baada ya hapo na ninatumia uwezo wangu wa hesabu kupanga vipaumbele kwa kuangalia kazi zenye uzito mkubwa na zile zinazohitaji kuwaiwa kuwahiwa zaidi Hii inanisaidia kuona kuwa tatizo siyo kubwa kama nilivyothani mbali inahitaji tu mpangilio ni napo hisi akili imechoka, mimi huwacha kila kitu na kutafuta utulivu Ikiwa niko ofisini, ninaweza kufunga kufunga macho kwa dakika chache na kuvuta pumzi ndefu, nikianza kuhusu chumba changu cha kulala chenye rangi ya blue hafifu Rangi hii na taswila hiyo hunipa amani ya papo hapo. Maranyingi mimi hutoka nje kwa muda mfupi ili kuepuka kuta za ofisi. Ingawa hua na mwangalifu na jua kali ya mchana wa kuwakikisha sijakaa nje kwa muda mrefu. Njia, moja wapo bora kwangu ya kutoa msongo ni kupitia mazoezi ya mwili. Baada ya saa za kazi, mimi hupenda kupanda basikeli yangu na kuendesha kwa kasi kuelekea maeneo yenye asili. Mzunguko wa damu unavyo ongezeka na upepo unavyo nipuliza, msongo wa mawamwazo huyeyuka. Huu ni wakati wangu wa kutafakari mambo kwa kina, yani problem solving, nikiwa mbali na kompyuta. Mazoea haya yananifanya nirejee nyumbani nikiwa na nguvu mpya na furaha nyumbani. Muziki unanguvu ya ajabu ya kutibu nafsi. Ninapofanya kazi zenye shinikizo kubwa mimi hupenda kusikiliza muziki wa jadi wenye ala za asili kama ngoma na mianzi. Sauti hizi hunipa sisiya ya utambulisho na kunikumbusha kuwa maisha ni makubwa kuliko ripoti ninayo iyanda. Pia, kusikiliza vipindi vya radio, vinavyo zungumzia maisha ya kijamii kuna nisaidia kuungana na ulimwengu na nje ya kuonyesha kuwa siko peke yangu katika changamoto hizi. Siamini katika kubeba mzigo peke yangu Ninapozidiwa mimi kuzungumza na wafanya kazi wenzangu Ninaowamini Tunapokutana na kunywa chai ya viungo pamoja Tunajenga hisia ya ushirika ambapo tunapeana mbinu za kutatua changamoto husika mazungumuzo haya ya kirafiki mara nyingi uleta suruhu za kibunifu ambazo nisingeweza kuzipata nikiwa peke yangu ni sehemu ya kazi yangu ya kujitolea kusaidia wengine na wao kunisaidia mimi ili sote tufanikiwe na pia lishi tufanikiwe.

Kushugulikia udhaifu wangu kazini ni mchakato endelevu, unaoitaji unyenyekevu, ujasili na wakujithamini na mkakati madhubuti wakuleta mabadiliko chanya. Katika safari yangu ndani ya shirika langu, nimejifunza kuwa uthaifu siyo kikwazo cha mafanikio. Mbali nifulsa iliofichwa ya ukuwaji wa kita alama, kita aluma na kibinafsi. Hatua ya kwanza na muhimu zaidi kwangu ni kukubali kuwa mimi siyo mkamilifu. Ili kubaini udhaifu wangu maranyingi mimi hutumia muda wa kutulia ni kiwa kwenye chumba changu chakulala chenye rangi ya blue hafifu inayotuliza akili. Hapo, mimi hufanya tathmini ya kina kuhusu maneno ninayo kwama. Pia, mimi huwa tayari kupokea maoni kutoka kwa wenzangu na viongozi wangu. Kukubali udhaifu ni sehemu ya ufikiri wakina, yaani problem solving. Uwezi kutatua tatizo ambalo hukubali kuwa lipo. Moja ya udhaifu wangu ambao nimekuwa niki upanya kazini, nitabia ya kuchelewesha majukumu madogo, yaani procrastination. Ili kuthibiti hili nimejiwekea kanuni ya dakika tano Ikiwa kazi inaweza kufanyika ndani ya dakika tano au chini ya hapo na ifanya papo hapo bila kueka kwenye orotha ya badaye Hii imenisaidia kupunguza murundiko wa kazi na msongo wa mawazo Ikiniacha na muda mwingi wa kufanya mambo muhimu kama mazoezi ya mwili kwa basikili Ikiwa udhaifu wangu unatokana na upungufu wa ujuzi fulani wa kiufundi Mimi huchukua hatua ya za kumaksudi, kujifunza Mimi hufanya manunuzi ya kozi mtandaoni au kutumia programu za ki digitali kuboresha ufanisi wangu Kwa mfano, kutumia mifumo ya usalama wa vidole kulinda nyakara zangu Kumenifanya niwe mwenye mpangilio zaidi na kupunguza udhaifu wa kupoteza taarifa muhimu Pia mimi husikiliza vipindi vya elimu kwenye radio na kusoma habari za papo hapo kwa ilikuwa na uelevu mpana wa mabadiliko ya kiteknolojia duniani. Katika maeneo ambapo na hisi kukosa umakini kwenye undani, yaani attention to details, mimi hutumia mapenzi yangu ya hesabu kunisaidia. Mimi huunda majeduali na mifumo ya kulinganisha data ili kuhakikisha hakuna kosa linaloji tokeza. Hii inafanya niwe muangalifu zaidi na kugeuza uthaifu huo kuwa nguvu ya uchambuzi ndani ya timu yangu. Ninatambua kuwa siwezi kujua kila kitu. Hivyo, mimi hutaabika kujenga hisia za ushirika na wanafanyi kazi wenzangu wenye nguvu katika maeneo ambayo mimi ninaudhaifu. Tunapokutana na kunywa chai ya viungo, mimi huwauliza mbinu wanazotumia kufanikiwa. Hii namna yangu ya kufanya kazi kujitoklea kwa ajili ya maendeleo yangu mwenye kutoa muda wangu kujifunza kutoka kwa wengine ili sote kwa pamoja tuweze kufikisha shirika letu mbali nime gundua kuwa udhaifu mwingi ujitokeza ninapokuwa nimechoka au ninamsongo wa mawazo.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu wa asili na ninaamini kuwa ubunifu siyo tu uwezo wa kuchora au kuandika mashairi. Mbali ni mtindo wa maisha na namna ya kipekee ya kuangalia mazingira yanayo nizunguka ili kupata suluhu mpya na yenye tija ubunifu wangu unajithihirisha katika kila nyanja ya maisha yangu Kuanzia jinsi ninavyo shambulia matatizo ndani ya shirika langu hadi jinsi ninavyo panya panga ratiba yangu ya mapumziko nyumbani njia yangu ya kushughulikia changamoto kazini inategemea sana ufikiri wa kina Badala ya kufuata njia zile zile zilizozoleka mimi kupenda kutumia uwezo wangu wa hesabu na mantiki kutafuta njia mbadala ambazo ni rahisi na zenye ufanisi zaidi. Hapa ndipo ninapotumia kanuni ya dakika tano. Ninatafuta njia za kiubunifu za kukamilisha majukumu madogo kwa haraka ili nitenge muda mwingi kwa ajili ya miradi mikubwa inayohitaji fikra mpya. Kwangu mimi, ubunifu ni kutafuta njia fupi na bora kufika kileleni Mimi ni mtu ninayethamini sana taswira na mazingira ya yanayozunguka akili yangu. Ndivyo maana nimepaka chumba changu cha kulala rangi ya blue hafifu. Rangi hii inanipa utulivu wa hali ya juu na kufanya akili yangu iwe uwanjani wa michezo wa mawazo mapya. Kabla sijalala kwenye kitanda changu, kinachonirudisha maranyingi mimi hupata mawazo ya kibunifu kuhusu kazi zangu au miradi yangu ya kijamii. Utulivu huu ni kiungo muhimu cha kuchochea mawazo yanayoweza kubadilisha maisha. Ubunifu wangu unalishwa na sanaa. Ninapozuru maonyesho ya sanaa. Siangalii picha tu. Ninachunguza ujumbe, rangi na hisia zilizofichwa. Hali kadhalika, ninapokusanyika na marafiki kusikiliza muziki wa jadi navutiwa na jinsi ala za asili kama ngoma na marimba zinavyoweza kutengeneza melodi tata. Hii inanipa msukumo wa kuwa mbunifu katika mawasiliano yangu na wengine nikijenga hisia za ushirika na umoja kupitia lugha na vitendo vyenye mvuto. Hata jikoni, mimi ni mbunifu. Sipendi kula chakula kile kile kile siku. Mimi hupenda kufanya majaribio ya ladha ya umami kwa kuchanganya viungo tofauti kwenye nyama ya mbuzi au hata katika kuandaa keki ya chokleti nzito. Ubunifu huu unanifanya nifurahie mlo wangu wa kuleta furaha nyumbani Tunapokaa pamoja na kunywa chai ya viungo Kwangu kupika ni sanaa ya kuunganisha ladha ili kutengeneza furaha Mimi hutumia teknolojia kama zana ya kuongeza ubunifu wangu Kupitia manunuzi ya mtandaoni, mimi hupata vifaa au programu zinazonisaidia kueleza mawazo yangu vizuri zaidi Ninatumia mifumo ya usalama wa vidole kulinda michoro na nyakara zangu za sili ili zibaki kuwa salama mpaka nitakapokuwa tayari kuzionyesha duniani Pia kusikiliza radio na kupata habari za hapo kwa papo hunisaidia kujua mwenendo wa dunia na kulinganisha ubunifu wangu na kile kinachofanyika ulimwenguni.

Ndiyo, nimepata fursa ya kushiriki mashindano mbalimbali katika vipindi tofauti vya maisha yangu na uzoefu huu umekua mwalimu mkuu wakunifunza ni thamu, ujasili na jinsi ya kubala kabiliana na ushindi au kushindwa kwa heshima Kwangu mimi, mashindano sio tu mchuano wa kutafuta mshindi. Mbali nii uwanja wa kujipima uwezo wangu wa ndani, kutumia ufikri wakina na kuimarisha utu wangu. Moja ya kumbukumbu zangu za mawazo na zenye nguvu ni ushiriki wangu katika mashindano ya kita aluma. Kuhuasan katika somo la hesabu. Mashindano haya yalini lazimu kuwa na umakini wa wahali ya juu na kasi ya kufikiri Kupitia hesabu nilijifunza kuwa kila tatizo linasuluhu ikiwa utatumia mantiki sahihi Hii ilijenga msingi wa jinsi nina vyoshambulia matatizo ndani ya shirika langu leo Nikiangalia changamoto kama fumbo la kihesabu linalo hitaji utulivu na uchambuzi wakina ili kupata jibu sahihi katika nyanja za michezo nimekuwa nikishiriki mashindano ya kuendesha basikili ya kijamii mashindano haya yanani hitaji maandalizi makali ya mazoezi ya mwili maandalizi hayo yali nifundisha umuhimu wanithamu kuamka asubui na mapema kabla ya jua kali kuanza kuunguza na kuhakikisha mwili wangu unamaji na lishe ya kutosha Nilipokuwa kwenye mstali wa kwanza, msisimuko nilio upata nisawa na ule wa kutazama mashindano ya olimpiki. Ni mapambano kati ya akili na uchovu wa mwili. Hata kama nilisipo shika namba moja, kumaliza mbio kuna nipa urathi mkubwa na furaha nyumbani. Pia, nimewahi kushiriki mashindano ya ubunifu na sana. Katika mashindano haya, nilitumia muda mwingi kutafakari kwenye chumba changu chakulala chenye langi ya blue hafifu ili kupata mawazo mapya. Rangi hiyo ilinisaidia na kuruhusu akili yangu kuwa na ubunifu wa hali ya juu kutembelea maonyesho ya sanaa kunitia msukumo wa kuona jinsi wengine wanavyo tumia rangi na maumbo kueleza hisia zao kushiriki maandama mashindano haya ya sanaa kulinifunza kuwa ushindi siyo kila kitu mbali kuelezea ujumbe wako kwa ulimwengu ndiyo mafanikio ya kweli katika ulimuengu wa sanaa, mashindano yanahitaji matumizi ya teknolojia Kabla ya mashindano, mimi hufanya maamuzi ya vitu mtandaoni ili kupata vifaa bora Iwe ni vita viatu vya mchezo au programu za kompyuta za kunisaidia katika mashindano ya kiufundi. Mimi ni mwangalifu sana na usalama wangu waki digitali ni natumia usalama wa vidole kulinda taarifa zangu za mfunzo na mikakati. Pia ufuatilia habari za papo kwa hapo na kusikiliza redio ili kujua mbinu mpya unazotumia kwa shindani wangu dunia kote Nina amini kuwa maisha ya kila siku ni maandalizi ya mashindano Kwa mfano, ratba yangu ya kufua nguo marambili kwa wiki na kuoga marambili kwa siku inajijengea nithamu ya usafi na mpangilio ambao ni muhimu katika mashindano yoyote uWezi kuwa mshindi uwanjani ikiwa.

Kusherehekea mwaka mpya kwangu ni zaidi ya kubadirisha kalenda. Ni tukio tofauti la mpito linalounganisha shukrani kwa yaliopita furaha ya sasa na matumaini makubwa ya baadae. Huu ni wakati ambao mimi uhutumia kujilekebisha kuimarisha mahusiano yangu na kuweka misingi mpya ya kimaisha ndani ya shirika langu na maisha yangu binafsi. Kabla ya shamla-shamla kuanza, mimi hutenga muda wa utulivu kwa kipeke. Mimi hujifungia kwenye chumba changu cha kulala chenye rangi ya bluu hafifu, rangi ambayo hunipa amani na uwezo wakufikiria kwa kina. Nikiwa hapo, mimi hufanya tathmini ya mafanikio na changamoto za mwaka. Natumia uwezo wangu wa hesabu kupima malengo niliofikia na yale yanayohitaji nguvu mpya. Huu ni wakati wa ufikiri wakina, yaani problem solving ambapo ninaamua nini chakubeba na nini chakuacha ili nianze mwaka nikiwa na wepesi roho ili kukaribisha mwaka mpya kwa usafi, mimi hufanya usafi mkubwa wa nyumba yangu Hapo ndipo ratiba yangu ya kufua nguo mara mbili kwa wiki inapongezeka Nahakikisha kila kitambaa nikisafi na kina harufu ya upya Pia nina hakikisha ninaoga mara mbili kwa siku kwa umakini zaidi Nikiamini kuwa usafi wa mwili huenda sambamba na usafi wa nia maandalizi haya ya kimwili yanatengeneza mazingira ya furaha nyumbani na kunifanya nijihisi nadhifu na mwenye ujasiri wa kina kuingia katika hatua mpya Chakula ni sehemu muhimu sana ya sherehe yangu Kwa kuwa mimi ni mpenzi wa ladha ya umami mlo wangu wa kilele cha mwaka mara nyingi uhusisha nyama ya mbuzi iliochomwa na kupikwa kwa viungo vingi vya asili Nimi hufanya manunuzi ya vitu mtandaoni mapema ili kupata viyungo bora na nyama safi ni kisoma mapito kuhakikisha ubora. Bada ya mlo huo mkuu lazima kuwe na keki ya chokoleti nzito ambayo utamu wake na uchungu wake kidogo na wakilisha mlima na mabonde ya maisha. Siku hii tunakunywa chai ya viungo usiku kucha. Huku tukisubiri saa kumi na mbili. Sherehe ya mwaka mpya ni ya kijamii. Mimi huaalika marafiki na familia kwa ajili ya usiku wa mazungumuzo na vicheko. Tunajenga hisia za ushirika kwa kusimuliana hadithi na kusikiliza muziki wajadi na nyimbo za kisasa kupitia radio. Ikiwa kuna mechi ya mchezo au mashindano ya olimpiki yanayorudiwa, tunatazama pamoja huku tukishangilia. Ju ni wakati ambapo upendo unatawala na tunashirikiana kuweka mipango ya kazi za kujitolea tutakazofanya pamoja katika mwaka unaokuja, ili kusaidia jamii yetu. Katika ulimwengu wa sasa, siwezi kusherehekea bila teknolojia. Ninatumia simu yangu ambayo inalindwa na mfumo wa usalama wa vidole ili kutumia ujumbe za heli kwa marafiki walio mbali.

Kwangu mimi, maktaba siyo tu jengo lenye rufaa za vitabu. Mbali ni hekalu ya maarifa. Kituo cha utulivu na uwanja wa mazoezi ya akili yangu. Ili kudumisha ukuwaji wangu wa kitaaluma ndani ya shirika langu na kukuza utu wangu Nimejiwekea utaratibu dhabiti ambao unaenda maktabani mara mbili kwa wiki katika ulimwengu huu wenye kelele nyingi na taarifa za papo hapo Maktaba ndiyo sehemu pekee inayoweza kunipa utulivu wa hali ya juu ni inapoingia maktabani mazingira yake ya ukimia Unaukikumbusha utulivu wa chumba changu chakulala chenye rangi ya blue hafifu Hapa naweza kukaa kwa saa kadhaa nikisoma bila usumbufu wa simu au televisheni. Utulivu huu ni muhimu sana kwa kufikili wa kina, yani problem solving unanisaidia kutafakari changamoto ngumu za kikazi na kupata suluhu za kiubunifu ambazo nisingeweza kuzipata nikiwa kwenye mazingira yenye vurugu kazi yangu inahitaji niwe na habari mpya kila wakati kuenda maktabani mara mbili kwa wiki, kunanipa fulsa ya kusoma majalida ya kitaalamu, vitabu vya hivi karibuni vya uongozi na miongozo ya kiteknolojia. Ninatumia muda huu kuboresha uwezo wangu wa hesabu na mantiki Kwa kusoma vitabu vya uchambuzi wa data Hii inanihakikisha kuwa sifa zangu za kiongozi ndani ya shirika zinabaki kuwa bora na zenye tija Badala ya kutegemea tuu habari za papo kwa papo za mtandaoni ambazo wakati mwingine hazina kina, maktaba inanipa maarifa yaliofanyiwa utafiti wakutosha sehemu inayoipenda zaidi maktabani ni ile yenye vitabu vya sanaa, historia na utamaduni kusoma kuhusu maisha ya watu mashuhuri au kutangaza picha za maonyesho ya sanaa ya kale kuna nislisha roho yangu. Ubunifu wangu unachochewa sana na kile ninachokisoma naweza kupata wazo la mradi mpya wa kazi za kujitolea au namna mpya ya kupanga furaha nyumbani kupitia vitabu vya mapishi au saikolojia ya familia. Wakati mwingine, mimi husikiliza simulizi za sauti kupitia mifumo ya maktaba, zinazokumbusha vipindi vya redio vilivyopendwa kusikilizwa zamani. Maktaba za kisasa zimeunganishwa na teknolojia kubwa. Mimi hutumia kompyuta za maktaba ambazo zinalindwa na mfumo wa usalama wa vidole ili kufanya tafiti za siri na kulinda nyakara zangu. Pia mimi hutumia tovuti za maktaba kufanya manunuzi ya vitu mtandaoni kama vilevitabu, adimu ambavyo havipo kwenye rafu. Hii inanisaidia kuwa na maktaba ndogo nyumbani kwangu inayonisaidia na ile ya umma kwenda maktabani kuna hitaji nidhamu ya hali ya juu Mimi hufuata kanuni ya dakika tano ikiwa nimepanga kwenda saa tisa alasiri nafika dakika tano kabla ili kupata nafasi nzuri ya kukaa ili kufika huko Mala nyingi mimi hutumia baiskeli yangu Jambo wa ambalo ni sehemu ya mazoezi ya mwili.

Kusubiri kwenye mstari ni tukio ambalo, wengi wetu tunalikubali kama sehemu ya lazima ya maisha ya kisasa. Lakini kwangu ni zidi ya kusimama tu na kusubiri kama zamu yangu. Ni mtihani wa kisaikolojia, ni dalasa la kijamii. Na maranyingi ni mapambano ya ndani kati ya haraka ya dunia na utulivu wa nafsi yangu Ninapofika na kukuta mstari mrefu, iwe ni benki, hospitalini au kwenye kituo chabasi hisia yangu ya kwanza huwe ni mnyauko wa moyo Kuna sauti ndogo kichwani mwangu inayosema huwezi kuwa na bahati mbaya kiasi hiki leo. Katika ulimwengu wa sasa, ambapo kila mtu kipo kiganjani na kwa kasi ya 5G kusubili kuna hisi kama adhabu. Mwili wangu huwanza kuhisi mkazo wa haraka hari sickness macho yangu huwanza kugauka Je, mstari gani unaenda haraka? Je, huyu muhudumu mbele anaonekana kuchoka Kwa nini huyu mtu wa mbele yangu anachelewa kutoa pochi ilake? Katika hatuwa hii, mimi si mtu mvumlibu Mimi ni mfungwa wa muda Baada ya dakika tano za kwanza Kuna mzunguko mzungumzo ya ndani ya nayotokea Hapa ndipo dhana ya sunk cost flansi inapoingia na jiambia nimesubiri dakika tano ni kiondoka sasa nitakua nimepoteza dakika hizi bure Lakini nikibake uenda nikapoteza nususa nyingine. Hisia hii ni kukwama nimbaya zaidi kuliko kazi yenyewe. Inanifanya nihisi kana kwamba sina mamlaka juu ya maisha yangu. Mimi ni namba tu katika mlolongo wa watu. Hapo ndipo hasara ndogo uanza kupanda. Hasira dhidi ya mfumo, dhidi ya kampuni, husika, au hata dhidi ya bahati yangu mbaya. Ikiwa nitamua kubaki, mabadiliko ya kisaikolojia huwanza kutokea baada ya dakika kumi. Kwa kuwa siwezi kubadirisha hali macho yangu huwanza kutangatanga. Huu ndiyo wakati ambapo mstali unakuwa darasa la sosholojia Nina muona mama alieshika mtoto wake kwa upendo Akijaribu kumtuliza kwa wimbo wachini na muona mzee ambaye hana haraka kabisa Yeye anaonekana kufurahia tu hewa na kelele za mazingila Pengine kwa sababu kwake muda una maana tafauti na muona kijana anaegonga mgu wake kwa hasira Akitazama saa yake kila baada ya sekunde kumi Kiocha jinsi nilivyokuwa dakika chache zilizopita katika hatua hii, hisia yangu inahama kutoka kwenye mimi na kwenda kwenye sisi. Siko peke yangu katika mateso haya madogo. Sote tupo papa. Tunashiriki tukio hili la binadamu ambalo alina upendeleo. Zamani kusubili kulimanisha kusoma magazeti ya zamani au kuangalia ukuta Leo mkono wangu uenda mfukoni maramoja kuchukua simu simu ni kama dawa ya nusu kaputi ya kusubili ni kizama kwenye mtandao ya kijami muda huyeyuka Lakini maranyingi najaribu kupingana na hamuhio ni nachunguza kuto kutumia simu kusubiri kuna ni kunakua aina tafauti ya lazima.

Hii ni swali pana inayoguza kiini cha nafsi yangu Kwani vitabu kwangu sio karatasi na wino tu mbali ni milango ya kuingie katika ulimwengu wa watu wengine Ninapozungumzia waandishi ninawapenda Sizungumzi tu uwezo wao wa kuandika sentenzi nzuri mbali uwezo wao wa wakunifanya nione maisha katika rangi ambayo sikuwa nimezoea hapo awali Kuna maelezo marefu ya kina Yaliyoandikua kwa kusema nini kusema nina mwandishi mmoja tuu ninayempenda ni kama kusema nina tone moja tuu la maji ninalolipenda baharini Hata hivyo kuna sauti fulani ambazo zimekuwa kama dira katika safari yangu ya fikiru ya fikiri, ya fikra Waandishi hawa wame gawanyika katika makundi. Wale wanaonifanya nijivunie hastili yangu wale wanaonifanya nifikirie kwa kina kuhusu ubinadamu na wale wanaonichukua katika ulimwengu wa ndoto Siwezi kuanza kuzungumzia mapenzi yangu ya fasihi bila kumtaja chinua achebe Ninampenda achebe kwa sababu ya unyenyekevu wa lugha yake Lakini uzito wa ujumbe wake. Niliposoma things fall apart kwa mara ya kwanza Nilihisi kama nimepata sauti iliyokuwa imepotea Achebe hanijulishi tu kuhusu historia. Ananifanya nihisi uchungu wa mabadiliko na mgongano wa utamaduni kwangu Yeye ni babu wa fasihi aliye nikumbusha kuwa hadithi isiposimuliwa kwa mwenyewe Basi wa windaji atabaki kuwa shujaa daima Kisha Kuna ngugi wa thiongo Ninavutiwa na usajili wake wa kukumbatia lugha ya asili na jinsi anavyochambua siasa za ukoloni mamboleo Petals of blood ilinifanya nianze kuhoji mifumo ya uongozi barani Afrika. Ngugi hanipi tu hadithi Ananipa silaha ya fikira ya kupigania haki na utambulisho wangu Nikitoka barani Afrika na kuelekea katika bara la urusi nampata mwandishi ambaye amekua mwalimu wangu wa saikolojia Fyodor Dostevsky Hakuna mwandishi anayeweza kuzama katika giza la moyo wangu wa mwanadamu kama yeye Ninapo kusoma crime and punishment sikuwa tu msomaji Nilikuwa raskovnikov Nilihisi kila tone la jasho la hofu yake Kila mapigo ya moyo ya hatia yake. Dostevski amenifundisha kuwa binadamu ni kiumbe mgumu tu uwezo wa kufanya mambo ya kikatili sana Lakini pia tuna uwezo wa kupata wokovu na upendo wa dhati. Yeye hunifanya nijitazame kwenye kioo na kujiuliza Mimi ni nani katika giza la usiku mpenzi, mapenzi yangu kwake yanatokana na ukweli wake mchungu kuhutu hali ya mwanadamu Kuna wakati maisha yanahitaji rangi, miujiza na ndoto. Hapo ndipo Gabriel Garcia's McQuiz anapochukua nafasi yake kupitia mtindo wake wa magical realism Makwiz ananifundisha kuwa miujiza ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Katika kitabu chake 100 Years of Solitude, ananionyesha jinsi historia inaweza kujirudia na jinsi ya kuepuka.

Hii ni swali ambalo linanigusa mahali pa asili sana katika moyo wangu katika ulimwengu huu wenye kelele harakati nyingi na shinikizo la kila mara la kuwa mtu fulani nimegundua kuwa furaha yangu ya kweli haipatikani kwenye mafanikio Mafanikio makubwa ya nje mbali kwenye shugli moja rahisi lakini yenye maana kubwa kupika na kushiriki chakula cha asili na watu ni wapendao kupika kwangu si kazi ya nyumbani Si jukumu la lazima la kuweka kitu tumboni ili nishibe Kwangu kupika ni sanaa, nitiba ya saikolojia na ni lugha ya upendo ambayo maneno hayawezi kuitamuka Ninapo ingia jikoni ulimwengu wa nje wenye vurugu na maumivu unakoma ukuepo Hapo mimi ndie msimulizi wa hadithi na viungo vya chakula ndivyo wanahusika wangu shuguli hii uwanza mbali sana na jikoni lenyewe Uwanza sokoni Ninapenda harufu ya soko la asili mchanganyiko wa harufu ya udongo mwenye kwenye viyazi vilivyo chimbuliwa karibuni Harafu kari ya tangawizi na rangi ya kuvutia za nyama zilizoiva Ninapo chagua mboga kwa mkono wangu na ninahisi muunganyiko wa na ardhi huu ni wakati wangu wa kwanza wa utulivu Ninapoguza gome la kitunguu maji au kunusa majani ya iliki akili yangu inaanza kutulia Katiba katika hatua hii mimi sii mfanyikazi au mtu mwenye majukumu Mimi ni binadamu anaerudi kwenye asili yake maandalizi haya ni sehemu ya meditation yangu kukataa mboga kwa uangalifu ni kiskiliza sauti za kisu kikigonga ubao wa kukatia Tak, tak, tak ni miundo inayopunguza msongo wa mawazo moyoni mwangu Kuna uchawi fulani unaotokea sufuria inapopata moto mafuta yanapoanza kuchemuka nakisha kinaangusha vitunguu na sauti ile ya shh ikisikika Ninahisi kama ninaanzisha mzungumzo na moto shuguli hii inanivutia kwa sababu inahusisha milango yangu ya fahamu macho yangu ya naona mabadiliko ya rangi kutoka nyeupe hadi kahawa ya dhahabu Pua langu linavutia harufu ya mdalasini na karafu inayopaa hewani masikio yangu ya nasikia machozi ukichemuka kwa utulivu na moyo wangu unajawa na amani Ninapopika mimi ni mwana sayansi Ninajua kuwa joto ya 100 degrees centigrade ndiyo joto sahihi ya kuokua ili kupata mkate mwenye ngome ngumu lakini ndani ni laini kama pamba Lakini zaidi ya sayansi mimi ni mshairi sifuati mapishi ya vitabu kwa asilimia moja Miya moja, ninafuata sauti ya ndani Ninaongeza chumvi kidogo hapa, pilipili kidogo kule mpaka ladha iimbe, wimbo ambao nafsi yangu inatambua siku ambayo nimechoka, siku ambazo nimesilishiwa na dunia au siku ambazo nisha sahau upweke jikoni ndio kimbilio langu.

Hili ni swali ambalo, ninagusa sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwa miguu, kwangu mimi, kutembea kwa miguu, si njia tu ya kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ni hitaji la kiroho, ni tabia ya kiakili. Ni dirisha langu la kutazama ulimwengu katika uhasihi wake. Ninapoulizwa kama ninapenda kutembea kwa miguu jibu langu huwa ni la haraka na lenye shauku kutembea ndiyo namna yangu ya kupumua katika dunia inayokimbia kwa kasi ya njiani, matarini na ndege kutembea kunanirudisha kwenye kasi ya asili ya binadamu ni wakati ambapo mwili wangu akili yangu na ardhi vinakuwa kitu kimoja Tunapoishi kwenye magari au pikipiki ulimwengu unapita kwa picha iliyofifia Hatuoni nyuso za watu Hatuoni rangi za mauwa barabarani na hatuhisi harufu ya mvua inapoanza kunyesha kwenye lami Ninapotembea mimi ni mmiliki wa muda wangu Kila hatua ninayopiga ni kama sekunde ya ziada ninayojizawadia kutembea kuna niruhusu kuchakata mawazo ambayo nisingeweza kuyachakata nikiwa nimekaa ofisini au nikiwa kwenye foleni ya magari Kuna uhusiano wa ajabu kati ya miguu yangu kusonga na mawazo yangu kutulia Wataalamu wa kale wanasema nasema ninatatuliwa kwa kutembea Ikiwa nina tatizo gumu kichwani jibu mara nyingi haliji nikiwa nimekunja uso mbele ya kompyuta bali nakuja nikiwa katika hatua yangu ya elfu tano kutembea kwa miguu kunanifanya niwe mshiriki wa ulimwengu Si mtazamaji tu, ninapotembea katika mitaa ya jiji au katika njia ya za vumbi jijini, mimi ni sehemu ya mazingira hayo. Ninahisi uwepo ukigusa ngozi yangu. Jambo ambalo hunifanya nihisi hai. Ninahisi sauti ndogo ndogo. Watoto wakicheza sauti ya ndege na hata sauti ya majani makavu yakipasuka chini ya viatu vyangu. Ninagundua vitu vidogo ambavyo wengine wanavipita. Nikinyonga anayevuka njiani kwa uangalifu au mchoro wa ajabu uliochorwa kwenye kuta za zamani. Huu ni ugunduzi wa kila siku. Kila safari ya mguu ina hadithi yake. Hakuna siku mbili za kutembea zinazofanana. Hata kama ninatumia njia ile ile kila siku, mwanga wa jua hubadirika. Watu nitakaokutana nao hubadirika na hisia zangu hubadirika pia. Katika ulimwengu wa sasa, wenye msongo wa mawazo na wasiwasi, kutembea ni dawa yangu ya bure Ninapohisi kulemewa na majukumu, ninavaaa viatu vyangu na kutoka nje Kuna kitu cha kushairi kuhusu kuwacha matatizo yako nyuma ya mlango na kuanza kupiga hatua badala Baada ya dakika kumi na tano za kwanza, mapigo ya moyo ya wangu yanatulia. Homoni ya furaha zinaanza kutiririka. Kutembea kunanifundisha unyenyekevu ninapo ona mlima mrefu au bahari nikiwa nimesimama kwa miguu yangu mwenyewe. Ninaona okay ninaona jinsi nilivyo mdogo na matatizo yangu.

Hii ni swali muhimu sana katika zama hizi ambapo maisha yetu mengi yamehamiya kwenye ulimwengu wa kidigitali Kwangu mimi kujilinda mtandaoni si jambo la kiufundi tu mbali ni mfumo wa maisha na tabia ya kila siku Nina chukulia usalama wangu wa mtandaoni kama nilivyo chukulia usalama wa vyumba vyangu Siachi mlango wazi na kutegemea bahati katika ulimwengu ambao data imekuwa dahabu mpia Nimetambua kuwa mimi ni mlengwa wa kila aina ya vitisho Kwanzia wadakuzi, mtapeli wa baruwa pepe, hadi mifumo inayotaka kuiba utambulisho wangu kujilinda kwangu kumegawanyika katika nguzo kuu tano ambazo nimeziweka kama hivi Kwanza, silaha yangu ya kwanza na muhimu zaidi si programu mbali ni akili yangu. Nimejijenga tabia ya kuwa na mashaka yenye afya. Kila ninapopokea ujumbe, iwe ni kupitia WhatsApp baruo pepe au ujumbe umfupi wa SMS Swali langu la kwanza ni huyu ni nani na anataka nini Ninajilinda kwa kutowamini ofa zinazoonekana kuwa nzuli sana kiasi cha kutoweza kuwa kueli Ikiwa nitapokea baruapepe inayosema nimeshinda bahati nasibu ambayo sikuicheza au benki yangu inanitaka ni haridiche nenosiri langu kupitia link fulani ninakufuta ujumbe huo maramoja. Juu unaitua ulinzi thidia fissing Nitambua kuwa mdaifu mkubwa katika usalama wa mtandaoni siyo kompyuta mbali ni binadamu anaebonyeza linki bila kufikiria zamani nilikuwa na kosa la kutumia nenosiri moja kwa kila kitu jina la paka wangu na mwaka wangu wakuzaliwa Nilikuja kugundua kuwa hiyo ni sawa na kutumia ufunguo mmoja kwa nyumba, gari na ofisi Mwizi akipata mmoja amepata kila kitu Sasa ninajilinda kwa kutumia mfumo ya kusimamia ya wali password Managers Kila account yangu inanenosili la kipeke refu na ngumu lililo jaa alama namba na herufi kubwa na ndogo Siandiki nyiwali hizo kwenye karatasi wala kuzihifathi kwenye simu kama contact Lakini muhimu zaidi nimeamusha uthibitishaji wa hatuwa mbili Two factors of notification kwenye kila account inayoruhusu Hata kama mdukuzi akifanikiwa kuiba nenosili langu bado hawezi kuingia bila nambali ya sili inayokuja kwenye simu yangu au programu yangu ya kuthibitisha Hii ndiyo lock ya pili kwenye mlango wangu kama vile tunavyo nawa mikono ili kujiepusha na madhara, mimi hufanya usafi waki digitali nikilinda kwa kuhakikisha kuwa mfumo yote ya uendeshaji kwenye simu na kompyuta yangu imesashishwa kila wakati. Watu wengi huona kero, huona tangazo la update software Lakini kwangu hayo ni marekebisho ya matunda ya usalama ambayo wadakuzi wanayatumia Pia mimi ni muangalifu sana na programu zinazo na programu ninazozipata.

Hii ni swali ambalo lina linagusia moja ya sili ya ndani kabisa za maisha yangu. Kwa watu wengi, kuimba ni kujipa kipaji au kazi. Lakini kwangu, kuimba ni namna ya nafsi yangu kupumua. Ninapoulizwa kama ninapenda kuimba, jibu langu halitoki kooni. Mbali, linatoka kwenye kiini cha moyo wangu. Sijui ni lini mara ya kwanza nili imba, lakini ninajua kuwa kuimba kume andamana nami tangu nikiwa mdogo. Kwangu, kuimba si kuhusu kufikia noti za juu kama waimbaji mashuhuri wa ope opera. Wala, si kuhusu kuwa na sauti ya dhahabu inayovutia mamilioni. Kuimba ni uwezo wa kutoa hisia ambazo maneno pekee hayawezi kuzibeba. Kuna nyakati ambapo, moyo una unajawa na furaha kiasi kwamba kuongea kuna hisi kama kupunguza uzito wa furaha hiyo. Katika nyakati hizo, mimi huimba. Wimbo unakua kama chombo cha usafiri kinacho beba furaha yangu na kusi kusambaza hewani. Lakini pia katika nyakati za huzuni kuimba ndiyo ko kuna kunako nipa faraja kuu Ninapokuwa na huzuni, sauti yangu inabadirika na kuwa na uzito wa kipekee. Wimbo wa huzuni unani ruhusu ku kulia bila machozi. Unaniruhusu kutoa maumivu yaliojificha kwenye pembe za nafsi yangu. Nikana kwamba kila neno nilalotamka kwa wimbo linachukua sehemu ya uzito uliyoko kifuani mwangu na kuachia upepo ubebe Hapo ndipo ninapogundua kuwa kuimba ni tiba ya bure kabisa ambayo asili imetujalia watu wengi huniuliza kama mimi ni muimbaji wa ku jukwani.Jibu langu ni ni rahisi, mimi ni muimbaji wa majukwaa ya siri bafuni ndipo mahali pangu pa kwanza, pa tamasha Kuna sauti ya ajabu inayotoka inayotokea bafuni.Mawingi unanifanya nihisi kama nina sauti ya kimalai kimalaikie kimalaika katika ule mvuke wa maji ya moto, mimi ndiye shujaa wa muziki pia ninapenda kuimba nikiwa jikoni na nikiandaa chakula. Sauti ya kisu kikikata vitunguu inani inakua mdundo. Na mimi naanza kutunga mistari ya papo hapo. Hali kadharika nikiwa peke yangu kwenye gari, gari kwangu ni studio ya kurekodi ya kurekodi. Nikiwa huko ninaweza kupigia kelele, nikaweka ninaweza kujaribu noti ambazo si siwezi kufikia, na ninaweza kuwa muimbaji wa rock au muimbaji wa taraba, bila hofu ya kuhu hukumiwa. Huu ndio uhuru wa kweli, uhuru wa kutoka sauti bila kuogopa kukosea. Kuna wakati ni napoimba nahisi kama siko duniani. Huu ni wakati ninapozama katika ui nyimbo za kiroho au za kutafakari. Kwa katika hatua hii, kuimba kuna kuwa na ni maombi. Sauti yangu inakua kama daraja ya mwili wangu na ulimwengu usionekana. Ninapo imba kwa dhati, ninasahau njaa, ninayo inanisahau uchovu, na ninasahau matatizo ya dunia. Ni hali ya flu ambapo muda unasimama hapo ndipo ninapoelewa maana ya msemo kuwa anaye imba anaomba mara mbili. Sauti inapotoka ndani ya tumbo, ikapita kifuani na hatimaye kutoka mdomoni inasafisha kila kitu kilicho kwa mchakafu ndani mwangu.

Hii ni swali ambalo linaguza taswira yangu, uwanaume wangu na jinsia ninayo ni navyochagua kujionyesha mbele ya kioo kila asubuhi. Kwangu mimi, uamuzi wa kufuga ndevu au kunyowa si swala la uvivu au urembo. Tu ni mazungumzo katika kati ya nafsi yangu na vile ni navyotaka dunia kunichukulia katika hatua fulani ya maisha yangu. Kila asubuhi, ninapo simama mbele ya kioo, nikiwa na mashini ya kunyoa mkononi mwangu, mimi hupambana na swali hili. Jee, leo ninataka kuwa mtu anayonekana mtanashati na msafi kabisa, au ninataka kuwa mtu anayenekana kuwa na busara, uzito na uwasili. Kuna wakati ambapo, hakuna kitu kinachonipa raha kama uso uliyonyolewa vizuli ukabaki mweupe. Kunyoa kwangu ni alama ya nidhamu na kuanza upya. Ninapo paka povu lile baridi kidevu na kuanza kupitisha wembe kwa umakini ni nahisi kama ninaondoa tabaka la uchovu wa siku nilizo pita uso ulionyolewa vizuri unanifanya nihisi nikotayari kwa mazingira rasmi zaidi unanipa mwonekano wa mtu aliejali undani Kuna mwepesi fulani, unaokuja na uso mweupe hewa ya asubuhi ikiguza ngozi yangu moja kwa moja Inanifanya nihisi nikomacho na mwenye nguvu Zaidi ya hayo, kunyowa kunanirudisha kwenye miaka yangu ya ujana Kuna jenga taswira ya mtu mwaminifu, asie na siri na alie wazi. Katika ulimwengu wa biyashara au mikutano muhimu, uso uliyolewa maranyingi unataswira kama ishara ya waledi na umakini wa hali ya juu. Hata hivyo, moyo wangu maranyingi unavutiwa na kuvaa ndevu. Ndevu kwangu sio nywele tu zinazo ota usoni ni vazi la asili ambalo asili imetu zawadia wanaume Ninapo chagua kuvaa ndevu ninahisi muunganyiko wa karibu na babu zangu ndevu zinanipa uzito fulani Kuna namna ambayo ndevu zinabadilisha muundo wa uso ya wangu Zikiongeza hali ya uwanaume, utulivu na busara Inasemekana kuwa ndevu ni vipodozi vya wanaume na ninaamini hilo Zinaficha mapungufu ya kidevu na kusisitiza nguvu za macho Lakini zaidi ya mwonekano kufuga ndevu ni zoezi la uvumilivu ndevu hazikui usiku moja, zinahitaji utanzaji, utunzaji mafuta maalumu na kuzichana kila siku katika mchakato huu, nimejifunza kuwa vitu vizuri huyuchukua muda ndevu zangu zinapokuwa ndefu na zenye afya, ninahisi ninamiliki juu ya mwili wangu na wasi fulani dhidi ya shinikizo la dunia la kukata ya kutaka sote tufanane kama wanasesere Upendoleo wangu unategemea sana msimu wa maisha yangu Ninapokuwa katika kipindi cha kufanya kazi nzito kutafuta matokeo na kukimbizana na muda mimi hupendelea kunyoa inafaa nihisi mwepesi na mwenye kasi Lakini ninapokuwa katika kipindi cha kutafakari kuandika na kusafiri au kutafuta amatika.

Hii ni swali ambalo linaguza moja ya uraibu mkubwa na changamoto za kisaikolojia za zama hizi za kidigitali. Kwangu mimi, barua pepe si njia ya mawasiliano tu imekuwa kama mapigiyo ya moyo ya maisha yangu ya kitaalamu na kijamii. Hata hivyo, uhusiano wangu na inbox yangu umepitia mabadiliko makubwa kutoka kukua mtumwa wa arifa hadi kuwa msimamizi mwenye busara wa muda wangu. Kama ungeniuliza swali hili miaka miwili iliyopita, ningekuambia bila kusita kuwa, ningeangalia barua pepe kila sekunde. Nilikuwa yule mtu ambaye, simu yake haitoki mkononi, na kila sauti ya ting ilikuwa inanisababisha mwili wangu kushtuka kwa adrenalini. Lakini leo, jibu langu ni tofauti na lina kina zaidi. Sasa ninaangalia barua pepe kwa maksudi, sio kwa mazoea. Siku yangu inaanza kwa mtihani mkubwa wa nidhamu. Mara tu ninapofungua macho, mkono wangu unavutwa kwa sukuma kuelekea kwenye simu iliyo, pembeni na ya kitanda. Kuna hamu ile ya ndani ya kutaka kujua. Jee, mteja mpya ameandika? Jee, kuna dharura ya kazini? Jee, kuna fulsa ambayo nimeikosa, usiku ni kiwa ni melala? Zamani hii ilikuwa kosa langu la kwanza. Nilikuwa naangalia barua pepe kabla hata ya sijasema habari za asubuhi. Kwa nafsi yangu, hii ilikuwa inamaanisha kuwa agenda za watu wengine ndizo zilikuwa zinaongoza hisia zangu za siku nzima. Ikiwa ningukucha baruapepe ya malalamiko, siku yangu ingeharibika sana, saa kumi na mbili asubuhi. Sasa nimejifunza kuzuia hamu hiyo. Ninaangalia baruapepe kwa mara ya kwanza baada ya saa mbili za kwanza za siku yangu. Baada ya kufanya mazoezi, kupata kiamshakinywa na kupanga vipaumbele vyangu Badala ya kuwacha dirisha la barua pepe likiwa wazi siku nzima kwenye kompyuta yangu, Nimejiwekea utaratibu wa kuangalia mara nne hadi tano kwa siku. Huu ni utaratibu ninaouita batching. Saa tatu wa asubuhi, huu ndiyo wakati wa kusafisha misitu Ninafuta baruapepe za matangazo, ninasoma zile muhimu na kujibu zile zinazohitaji majibu haraka. Saa moja mchana, baada ya chakula cha mchana, ninaangalia tena ili kuona kama kuna maendeleo ya kazi za asubuhi saa kumi jioni, hii ni awamu ya mwisho ya kazi. Ninahakikisha kuwa sijaacha swali la mtu bila kujibu kabla ya kufunga ofisi saa mbili usiku naangalia moja la mwisho na la halaka ili kuhakikisha hakuna dharula ya kesho asubuhi kati ya nyakati hizi ninaizima kabisa barua pepe Kwa nini? Kwa sababu nimegundua kuwa kusubiri barua pepe ni adui wa kufanya kazi. Unapoangalia barua pepe kila baada ya dakika tano unakata uwezo wako wa kufanya kazi yenye kina. Akili inachukua takribani dakika ishirini na mbina tatu kurejea kwenye umakini wa hali ya juu baada ya kukatizwa na kitu kingine Kuna kitu cha ajabu tunapobonyeza kitufe cha refresh au kutelegesha kidole chini kwenye sikrini ili kuhakikisha ujumbe kitaaluma hii inaitwa variable reward schedule.

Hili ni swali linanoguza msingi wa afya yangu ya kiakili na jinsi ninavyojiandaa kukabiliana na siku mpya Kwangu mimi saa moja kabla ya kueka kichwa changu kwenye mto si muda wa bahati mbaya ni ibada takatifu ambayo nimeitengeneza kwa miaka mingi ili kuhakikisha kuwa nafsi yangu inapata amani baada ya pilkapilka za mchana dunia ya leo imejaa kelele, mwanga wa screen na sinikizo la kila mara la kufanya kazi zamani nilikua ninalala nikiwa nimeshika simu mkononi, macho yangu yalikuwa yamechoka kwa mwanga wa bluu matokeo yake yalikuwa usingizi husio na ubora kuamka nikiwa nimechoka zaidi. Sasa nimebadirisha kila kitu ratiba yangu ya usiku ni daraja ninayovusha kutoka kwenye vurugu za dunia kuelekea kwenye utulivu wa ndoto hatua yangu ya kwanza kabisa, huanza takribani saa moja kabla ya kulala. Huu ndiyo wakati ninaoita kuzama kwa juu ya kidigitali. Ninazima kompyuta na kueka simu mbali na kitanda na kuzima alifa zote. Huu ni uamuzi mgumu lakini walazima. Ninapotenganisha nafsi yangu na mtandao. Ya kijamii, au barua pepe za kazini. Inatoa ujumbe kwa ubongo wangu, kuwa kazi imekwisha, ni lazima yako kupumzika. Mwanga wa bluu kutoka kwenye screen huizuia uzarishaji wa homonia maletoni. Inayotusaidia kulala. Kwa hivyo, kwa kuweka simu mbali, ninaruhusu mwili wangu kufuata mfumo wake wa asili wa kibayolojia. Huu ni wakati wa kwanza wa uhuru wa kweli katika siku yangu. Baada ya kuzima vifaa vyangu, ninaelekea bafuni huu ni usafi wa kawaida tu. Ni mchakato wa kunawa uchovu wa usiku. Ninapotumia maji ya vurugu, ninahisi kila tone iliochukua sehemu ya msongo wa mawazo uliokuwa umejificha kwenye mabega yangu. Ninapigia mswaki kwa uangalifu na kupaka mafuta yenye harufu ya lavenda au asili. Halafu, hii zina nguvu za kipekee za kutuliza mishipa ya fahamu. Wakati huu, mimi huzungumza na nafsi yangu kwa sauti ya chini nikijikumbusha kuwa hata kama siku haikuenda vizuri, mwili wangu unastahili kutunzua na kuheshimiwa. Hii ni sehemu muhimu sana ya ratiba yangu ninakaa mezani kwangu na kalamu na kijitabu changu. Ninaandika mambo matatu yalionifurahisha siku hiyo hata kama ni madogo kiasi gani Labda ni tabasamu la mpitanjia au kikombe kizuri cha kahawa. Kuandika kuna nisaidia kutoa mawazo yaliokwama kichwani ili ikiwa kuna kitu kinanipa wasiwasi kuhusu kesho na kiandika chini chenyewe orotha ya mambo ya kufanya Kwanza kuziweka hofu hizo kwenye karatasi ninaziondoa akilini mwangu Siwezi kulala nikiwa nimebeba mzigo wa kifikira. Sharaja yangu ni kimbilio yangu na mahali ambapo mimi ni mkweli kabisa bila kinyango tafauti ya kusoma kwenye simu kusoma kikatibu halisi cha karatasi Kuna nisaidia kuzama kwenye ulimwengu mwingine bila kuchosha macho yangu.

Hii ni swali nzito. Linaloguza uwezo wetu wa kuhimili, hisia na hekima za kijamii. Hata safari yangu ya maisha nimegundua kuwa mgogoro si jambo la kuepuka. Bali ni fursa ya kuelewana zaidi ikiwa utachukuliwa kwa usahihi. Kwangu mimi, kukabiliana na mgogoro ni kama kucheza chombo cha muziki kilichopoteza mdundo. Badala ya kukitupa, unahitaji kukirekebisha kwa umakini na subira. Ninap jikuta katika mgogoro na mtu Iwe ni mwenzangu kazini, rafiki au mwana familia hisia zangu za kwanza mara nyingi huwa ni za kujihami Hata hivyo nimejifunza kuwa kufuata hisia hizi za awali Mara nyingi hupeleka kuvunja madaraja badala ya kuyajenga hivi ndivyo ninavyofanya Jambo la kwanza ninalofanya wakati hasira inapoanza kupanda au maneno makali yanapotolewa ni kunyamaza Nimejifunza kuwa neno likisha toka kinywani halirudi na mara nyingi maneno yanayosemwa kwa hasira ni sumu isiyo na tiba katika zile sekunde kumi za kwanza, mimi huvuta pumzi ndefu Ninajaribu kuituliza mishipa na fahamu kupigania nina jaribu, ninajiambia moyoni Hii ni tukio tu, si mwisho wa uhusiano ukimya huu unanipa nafasi ya kuchagua jibu badala ya kutoa radi ya amali Inanipa mamlaka juu ya nafasi yangu kabla sijaingia kwenye ulingo wa maneno moja ya mbinu kubwa ninazotumia ni kujaribu kuona kuwa mtu ninayebishana naye siye adui tatizo lililo mbele yetu ndio adui Ninapofanya hivi mtazamo wangu unabadilika Badala ya kumshambulia mwenzangu kwa kumuambia wewe ni mzembe Ninaanza kusema Inanisikitisha kwamba kazi hii haijakamilika kwa wakati Hii inasaidia kupunguza ukuta wa kujihami upande wa pili Ninajaribu kutumia sentensi zinazoanza na mimi Badala ya wewe Kwa mfano, badala ya kusema Unakasirisha kwa kunikatiza maneno Mimi husema ninahisi nisijasikilizwa, ninapokatizwa maneno. Hii inaonyesha hisia zangu bila kumnyoshea kidole mwenzangu. Jambo linalofungua mlango wa mazungumzo ya kweli. Katika migogoro mingi, tunasikiliza ili tuone ni wapi mwenzetu amekosea ili tumpinge kwa hoja. Mimi nimechagua njia tofauti. Kusikiliza kwa kina, ninamuangalia mwenzangu machoni, ninaacha simu yangu chini, na ninampa nafasi ya kutoa yote yaliyo moyoni mwake. Wakati mwingine, watu wanapiga kelele si kwa sababu wanachuki, mbali kwa sababu wanahisi maumivu au hawaeleweki. Ninapomsikiliza mtu hadi mwisho bila kumkatiza mara nyingi hasira yake inapungua yenyewe. Baada ya yeye kumaliza, mimi hurudia kile kilicho nilichokisema kwa kusema kama nimekuelewa vizuri unahisi hivi kwa sababu ya jambo hili, sivyo hii inadhibitisha kuwa yuko salama na kueleweka.

Hii ni swali muhimu sana. Ambalo linagusia msingi wa mafanikio, utulivu wa akili na usawa wakati ya kazi na maisha ya binafsi. Kwangu mimi kupanga wiki yangu siyo zoezi la kimitambo tu la kujaza kalenda ni sanaa ya kulinda muda wangu nishati yangu na vipaumbele vyangu bila mpango mimi ni kama melikebu inayobishwa na mawimbi ya dharula za watu wengine mchakato wangu wa kupanga wiki huanzia jumatatu asubuhi. Hilo ni kosa ambalo nilijifunza kuacha miaka mingi iliyopita. Kuanza kupanga jumatatu. Tayari umeshachelewa. Badala yake safari yangu huanza wakati dunia imetulia. Jumapili jioni. Jumapili jioni nikiwa na kikombe cha chai ya moto na mazingira tulivu ninafungua kitabu changu au programu yangu ya kupanga kazi. Hapo ndipo ninapofanya tathmini ya hali. Kwanza ninaangalia wiki iliyopita. Nilitimiza nini? Nini nilikwama? Kwa nini nilikwama? Hii ni, hii si kwa ajili ya kujilaumu mbali ni kwa ajili ya kujifunza Baada ya hapo, ninaanza kuorodhesha kila kitu kilicho kichwani mwangu Kuanzia miradi mikubwa, hadi kazi, hadi vitu vidogo kama kununua, balbu, ya bafu Lengo ni kuondoa msongamano wa mawazo akilini na kuhamisha kwenye kalatasi ili ubongo wangu uweze kulala kwa amani Ukija kuwa kila kitu kimehifadhiwa halahu mahala salama kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya ni kuwa na orodha ya mambo hamsini ya kufanya kwa siku Mimi nimejifunza kuwa tija si kufanya mambo mengi mbali kufanya mambo sahihi Kwa kila siku ya wiki inawayokuja ninachagua mambo matatu ambayo ni lazima yakamilike haya ni mambo ambayo ya nikiyatimiza nitahisi kuwa siku yangu imekuwa na mafanikio makubwa Kwa kuweka vipaumbele hivi, ninajiepusha na mtego wa kufanya kazi za kupoteza muda ambazo, hazileti matokeo halisi Ninajiuliza, ikiwa ningeweza kufanya kitu kimoja tu wiki hii Kitachonisongeza mbele ni kipi, hicho ndicho nachopata, nachokipa kipaumbele cha kwanza Baada ya kuvua nini cha kufanya, ninapanga lini nitakifanya kwenye kalenda yangu Situmii orodha ya mambo ya kufanya pekee, ninatumia kalenda Ikiwa kitu hakipo kwenye kalenda hakifanyika Ninaweka vizuri vya muda Kwa ajili ya kazi nzito zinazohitaji ukamilifu mkubwa Kwa kawaida asubui kati ya saa mbili na saa tano Ndiyo wakati ambao akili yangu iko vizuri zaidi Wakati huu mimi hufunga barua pepe huzima simu na kujitaka kwenye miradi mmoja tu mkubwa mkutano barua pepe na simu zipangia nyakati za mchana wakati na nishati yangu inapoanza kupungua kidogo kupanga huku kunanisaidia kutumia mfumo wangu wa kujibaloshu kwa faida yangu.

Hii ni swali linalofungua sanduku la kumbu kumbu yenye tathamani kubwa katika maisha yangu. Kusafiri kwangu si kutembelea maeneo mapya tu, ni kujitafuta, kujifunza unye nyekevu na ni kuona ukuu wa asili na ubunifu wa binadamu. Ingawa nimepata bahati ya kuona maeneo mengi, kuna sehemu moja ambayo imejichora moyoni, mwangu kwa rangi ambazo hazifutiki, visiwa vya Zanzibar, na hasaa mji mkongwe wa Stonetown, pamoja na fukwe tulivu za nunguli. Ninapofikiria sehemu nzuri zaidi niliowahi kusafiri akili yangu inanipeleka mara moja kwenye harufu ya marashi ya rafu sauti ya mawimbi ya bahari ya hindi na milango ya ambao iliyochongwa kwa ustadi mkubwa. Zanzibar si kisiwa tu ni ulimwengu mwingine kabisa safari yangu ilianza Stone Town Mara tu niliposhuka kwenye meli ya na kukanyanga ardhi ile Nilihisi kama nimeingia kwenye mashini ya muda na kurudi kalne kadhaa nyuma Stone Town ni mji mwenye maze ya vichochoro Vyebamba ambapo huwezi kuzuia hamu ya kupotea Nilikuenda huko nikiwa na haraka ya mtu wa mjini Lakini mjii ukanifundisha neno moja muhimu polepole, nikiwa ninatembea kwenye vile vichochoro Nilihisi kuta za mawe za matumbawe zikini hadithia visa vya wasafili wa kiajemi Waarabu, wahindi na wareno waliopita hapa zamani Kila mlango uliona ukiwa na lugha yake mingine ikiashiria utajiri, mingine mamlaka na mingine uzu ulinzi wa kiroho Hapo ndipo nilipogundua kuwa uzuri wa sehemu hautokani na majengo mapya mbali na roho ya mahali hapa jua lilipoanza kuzama niliishia foradhani gardens. Hapo ndipo moyo wa zanzibar unapoonekana. Harufu za pezwa wa kuchoma, samaki na zanzibar pizza. Ilitanda hewani. Niliketi pale nikitazama vijana wakijitupa baharini kutoka kwenye kuta za zamani vicheko vya ku vikichanganyika na sauti ya mawimbi. Kula chakula cha baharini nikiwa nimezungukwa na watu wa mataifa yote nchini ya mwanga, wataza mafuta na mwezi mwandamo. Ilikuwa ni zaidi ya chakula. Ilikuwa ni ibada ya kijamii. Nilijikuta nikizungumza kwa na wageni nisiowajua. Tulishirikiana hadithi za safari zetu katika wakati huo mipaka ya nchi na lugha iliyotoweka Zanzibar ilitufanya sote kuwa ndugu Baada ya siku chache za historia, nilielekea nungwi upande wa kaskazini na kisiwa hicho Ikiwa Stone Town ni roho ya Zanzibaa, basi nungwi ni tabasamu lake Sijawahi kuona rangi ya maji kama ile. Ni blu ya kioo ambayo inabadilika kulingana na jua. Nilikumbuka siku moja, niliamuka alfajiri na kwenda kafuweni. Mchanga ulikua mweupe kama unga na bahari ndogo chini ya miguu yangu.

Hii ni swala ninaloamsha viungo vya utambulisho wangu. Nikirudisha kwenye mzizi ya malezi yangu na harufu mzuri ya jikoni ya bibi yangu. Ninapofikiri chakula cha jadi ninachokipenda. Si wazi tu ladha iliyo ulimini. Mbali nawaza historia. Upendo na utamaduni. Uliooshanua kwenye kila tonge Kwa hakika, chakula ninachokipenda kuliko vyote ni ugali wa mhogo ulio sagwa kwa ustadi Ukisindikizwa na samaki wa kapuka na mboga za majani za kienyeji kama kisamvu kilichopikwa na nazi nzito Hapa kuna ufafanuzi wa kina kwa safari yangu ya kimapokeo na chakula hiki. Jibu ambalo litakuchukua takribani dakika nane kusoma huku ikikufanya uhisi njaa ya kipekee ya nyumbani. Katika ulimwengu wa sanaa, uliojaa vyakula vya haraka na mapishi ya kigeni, moyo wangu unabaki kuwa muaminifu kwa sahani hii ya jadi. Kwangu mimi, huu sio mlo wa dharura. Ni ibada inayohitaji muda, umakini na heshima kwa viungo vinavyotoka ardhini na baharini mwitu. Kuna aina nyingi za ugali, lakini ugali wa mhogo una nafasi ya kipekee. Tofauti na ugali wa mahindi ambao ni wa kawaida, ugali wa mhogo una asili fulani. Mhogo unawakilisha uvumilivu wa ardhi yetu. Unapotafunwa, una ule ute wa harufu ya kipekee Unayokumbusha vijiji vya muambao na nyanda za juu mchakato wa kuusaga, ugali huu ni sanaa Ninapo mtazama mpishi, naona nguvu na ustedi maji yanapochemuka na unga wa muhogo kuanza kuingia Mwiko unapaswa kucheza kwa kasi ili kuzuia mabange Ugali wa mhogo uliopikwa vyema unapaswa kuwa laini lakini mwenye nguvu mweupe kama theluji ya mlima wetu na uwe na uwezo wa kubeba mchuzi bila kusambaratika Kila tonge linalolimenga, linahisi nguvu ya wakulima wetu waliochimbuwa mzizi hii ya jua kali. Huwa siwezi furahia ugali huu bila mshirika wake mkuu, samaki. Lakini, si samaki yeyote. Bali samaki ambaye kwanza amechomwa kwenye mkaa kisha akapikwa ndani ya mchuzi mzito wa nazi. Marufu kama samaki kupaka. Hapo ndipo uchawi unapotokea. Harufu ya moshi ya makaa kwenye nyama ya samaki ikikutana na utamu wa nazi iliokamuliwa hivi punde inatengeneza ladha ambayo hakuna mchuzi wa dukani unaweza kufikia. Nazi ni kiungo cha uhai katika mapishi yetu ya pwani. Inaleta ulaini na utajiri wa ladha ambayo unafanya kila tonge liwe kama zawadi. Ninapomumeza ule mchuzi mwenye mjano kidogo, ninaona picha ya mizani ikicheza kwa upepo kando ya bahari ya hindi. Upande wa pili sahani lazima kuwe na mboga za majani na hapa kasimvu ndiyo kinashika utamu.

Hii ni swali inyoguza mahali pathamani sana. Kwani katika ulimwengu huu unaotawaliwa na shikrini za simu, miyale ya televisheni na kelele za mitandao ya kijami, michezo ya ubao, yaani board games, imekua kama kimbilio langu la amani. Kwangu mimi, kucheza michezo ya ubao si kupoteza muda, ni sanaa ya kijamii. Ni mazoezi ya akili na ni daraja linalounganisha nyoyo za watu wa namna ambayo teknolojia haiwezi. Hapa kuna maelezo. Hapa kuna maelezo. Ninapo ulizwa kama ninapenda michezo ya ubao jibulangu mara nyingi huwa na tabasamu. La kukumbuka nyakati za furaha mivutano na kishujaa mezani na vicheko vyadati michezo ya ubao kwangu ni uchawi wa ana kwa ana ni wakati a mbapo ulimwengu wa kidigitali umezimwa na ulimwengu wa kweli umewasisha kupitia vipande vya mbao, kadi na keti. Kuna kitu cha ajabu na cha kuridhisha sana kuhusu kugusa vipande vya mchezo wa mikono yangu. Katika michezo ya video, kila kitu kina pixel na mianga. Lakini kwenye ubao kila kitu kina uzito na umbo Ninaposhika keti mikononi mwangu nikizitikisa na kuzisikia zikigonga gonga kabla ya kuzitupa mezani Ninahisi muunganiko wa moja kwa moja na hatma yangu katika mchezo huo Harafu harufu ya ubao mpya sauti ya kadi zinazo changanywa na sauti ya vipande isi vikigongeshwa kwenye ubao. Hii ni sauti inayotuliza mishipa yangu ya fahamu. Ni uzowefu wa analogi ambao unamkumbusha mwili kuwa mimi ni kiumbe wa kugusa na kuhisi. Si kiumbe wa kubonyeza kioo pekee Siwezi kumzungumzia mchezo ya ubao bila kuanza na chesi juu hii ni mchezo ambao ni meupenda tangu nikiwa mdogo Kwangu chesi ni mchezo tuu, si mchezo tuu, ni darasa la maisha Kila askali, kila farasi na kila malkia ana kusudilake Ninapoketi mbele ya ubao wa Chessie ulimwengu wa nje unanyamaza. Ni mimi mpinzani wangu na nafasi 64 zilizopo mbele yetu. Chessie inanifundisha uvumilivu. Uwezo wakusubili mtego ukae sawa. Inanifundisha unye nyekevu pale ni napofanya kosa moja ndogo na kuona hima yangu ikisambaratika Zaidi ya yote inanifundisha kuwa kila uamuzi ninaoufanya unamatokeo katika chesi hakuna bahati, hakuna maamuzi na matokeo yake tu huu ni ukweli mchungu Lakini mzuli kuhusu maisha yetu ya kila siku ni kitoka kwenye uzito wachesi Ninaingia kwenye michezo ya kijamii Zaidi kama bau Bau ni mchezo wajadi ambao Unanikumbusha asili yangu sauti ya keti mbegu ziki dodoshwa kwenye mashimo ya ubao wa mbao za muziki tosha mbao inafundisha hesabu za haraka na uwezo wakutabiri hatua za mpinzani kwa mbali.

Hii ni suwali ambalo linanigusa kiini cha maisha yangu ya kiroho. Nithamu yangu ya binafsi na uhusiano wangu na muumba. Kwangu mimi kwenda mahali pa ibada si jambo la kidesturi tu au kufuata mkumbo wa jamii ni hitaji la nafsi yangu kupata chakula muongozo na amani katika katikati ya doruba za maisha. Hapa kuna ufafanuzi. Hii ili kujibu swali hili kwa usahihi ni lazima nitofautishe kati ya ibada kama mfumo wa maisha na ibada kama tukio la kuenda kwenye jengo malumu. Ingawa ninaamini kuwa ibada inafanyika kila sekunde kupitia matendo yangu, kuna umuhimu wakipekee wa kutenga muda wakuenda mahali pa ibada rasmi. Mimi huhuduria mahali pa ibada marambili kwa wiki rasmi Lakini kuna nyakati ambapo nahitaji moyo wangu hunivuta kuko mara nyingi zaidi Mara ya kwanza na muhimu zaidi ni siku ya ibada Iwe ijuma, jumamosi, jumapili, kulingana na imani Kwangu mimi hii ni siku isiyoguswa ni siku ya recharge Ninapofika mahali pa ibada siku hiyo Nilihisi mzigo wa wiki mzima ukitua Kuna nguvu za kipekee inayo patikana pale wa umini wengi wanapokusenika pamoja sauti ya pamoja ya nyimbo maombi au dhumuni la pamoja linanifanya nihisi kuwa mimi nisehemu ya kitu kikubwa kuliko matatizo yangu madogo ya kila siku ibada hii ya mara moja kwa wiki ndiyo inayoweka dira ya jinsi nitakavyo ishi siku sita zinazofuata bila kuhudhuria ibada hii, nilihisi wiki yangu inakosa nanga na ninaanza kuyumbishwa na msongo wa mawazo wa kazi na maisha. Pamoja na siku kuu nimejijengea uratibu wa kwenda mahali pa ibada maramoja katikati ya wiki. Kawaida ni jioni baada ya kazi. Huu ni wakati wangu wa toba na marekebisho. Wiki inapofika katikati mara nyingi tunakua tumeshaanza kupoteza mwelekeo. Hasira za ofisini, uchovu na changamoto za kijamii uwanza kuchafua amani ya moyo. Kwenda pahali paibada katikati ya wiki kunanisaidia kusafisha moyo wangu ni wakati wa utulivu zaidi kuliko siku kuu Hakuna umati mkubwa, kuna ukimia na ninaweza kukaa kwenye benchi au mkeka wa kuzungumza na mungu kwa faragani zaidi Hii ni dawa. Inayo zuia nisichoke kabla wiki haijaisha. Zaidi ya ratiba hiyo ya marambili kwa wiki, kuna nyakati ambapo maisha yananilemea. Kuna siku ambazo huzuni inatanda au maumuzi mazitu yanatakiwa kufanywa. Katika nyakati hizo, siangarii ratiba Ninaweza kujikuta ninaenda mahali paibada Hata asubui na mapema kabla ya kuanza majukumu yangu Kuna utulivu wa kipeke, unaopatikana ndani ya nyumba ya ibada ukiwa peke yako mazingila yenye yamejaa harufu ya amani na kumbukumbu ya sala za maelfu ya watu waliopita hapo Ninapokua hapo sauti ya ulimwengu inanyamaza na ninaanza kusikia sauti ya ndani ya dhamana.

Hii ni swali ambalo linaonekana kuwa la ufundi, lakini kunichimbua kwa undani utagundua kuwa inagusia jinsi maisha yangu ya sasa ya navyo ingiliana na teknolojia. Katika zama hivi, ambavyo kile kitu kuanzia mahusiano hadi burudani kimefungwa ndani ya kifaa cha kiganjani Swali la unachaji marangapi ni swali nisawa na kuuliza unapata nishati ya kuendesha maisha yako marangapi Kwa kawaida, ni nachaji kifaa changu marambili kwa siku, lakini nyuma ya namba hiyo mbili kuna nithamu, wasiwasi wa kidigitali na mikakati ya kuhakikisha kuwa sitenganishwi na ulimwengu wakati ninapohitaji zaidi. Mala ya kwanza kabisa ninachaji kifaa changu ni wakati wa usiku Ninapojianda kulala Hii ni baada ya lazima Ninaamini kuwa kuanza siku nikiwa na batiri inayojaa kwa asilimia ni sawa na kwanza safari ukiwa na tanki ya mafuta iliojaa Inanipa ujasili wa kisaikolojia Ninapoweka kifaa changu kwenye chaja kabla ya kulala Ninahisi kama nami pia inachaji Kuna amani fulani inayokuja na kuona ule muanga wa kijani au alama ya umeme inayoonyesha kuwa nishati inatiririka Hata hivyo, mimi ni muangalifu, situmi chaja za bei ra hisi au zisizo na ubora na tambua kuwa kifaa hiki ni uwekezaji wangu na kuilinda thidi ya hitilafu za umeme ni kulinda maisha yangu ya kazi Nina kizima data au kukiweka kwenye flight mode ikiwa kiweze kupumzika na minikiji kusanya nguvu kwa ajili ya kuelekea kukelele za asubuhi inayofuata. Licha ya kuanza na asilimia moja asubuhi, matumizi yangu ya kazi, mkutano na video barua pepe zisizo isha kutafuta habari na kutumia ramani ya na nyonya nishati kwa kasi kubwa. Kufikia saa tisa au saa kumi alasili, kawaida batili yangu inakuwa imefika kwenye eneo lahatari, chini ya asilimia tharathini. Hapo ndipo mara ya pili kuchaji inatokea. Huu ni wakati wa top up. Nina kiunganisha kifaa changu kwenye chaja nikiwa ofisini au kwenye gari kwa takribani dakika arubaini na tano. Hii inanipa nishati ya kutosha, kunifikisha nyumbani, kuniruhusu, kusikiza podikasti, nikiwa kwenye foleni na kunihakikishi kunihakikisha kuwa ninaweza kupatikana kwa ajira, kwa ajili ya mipango ya jioni. Marahii ya pili ni ya kimkakati zaidi Sihitaji ifike miamoja na hitaji tu pumzi ya kutosha kumaliza siku Siwezi kukanusha kuwa nina ugonjwa unaitwa low battery anxiety Batari ikifika chini ya asilimia kuminatano na rangi kubadilika kuwa nyekundu mapigo ya moyo wangu ya naongezeka. Kwangu, rangi nyekundu ya batiri ni ishara ya kutengwa. Inani inamanisha siwezi kupiga simu ya dharula, siwezi kutumia usafiri wa mtandaoni na siwezi kulipa huduma za simu. Hii ni imenifundisha kuwa muangalifu zaidi.

Hii ni swali ya ambalo linagusia kitovu cha maisha yangu ya sasa. Katika kalne hii ya kidigitali, computer imeacha kuwa chombo cha ziada na imekua kiungo muhimu cha utendaji wangu, fikra zaangu na hata mahusiano yangu. Ninapoutazama sikrini yangu kila asubuhi, sioni tu mashini ya kielektroniki Ninaona mlango unaonipeleka kwenye ulimwengu usio na mipaka Ninapoketi mbele ya kompyuta yangu, matumizi yangu yamegawanyika katika maeneo makuu manne ambayo yanaunda maisha yangu ya kila siku ubunifu kujifunza mawasiliano na usimamizi wa maisha matumizi yangu makubwa zaidi ni uandishi na umbaji wa maudui Computer yangu ni kama karatasi isio na mwisho na karamu isio kauka wino Ninaitumia kuandika makala, ripoti na kueleza mawazo ambayo yamejificha ndani ya kichwa changu Ninapofungua programu ya kualia maandishi ulimwengu wa nje unanyamaza sauti ya video yangu ikigonga kodi Tap, tap, tap ni mdundo unawaoashiria umbaji kompyuta inaniruhusu kufuata, kurekebisha na kupanga upia mawazo yangu kwa urahisi ambao babu zetu waliandika kwa typewriter wasingegeumia hapa Mimi ni mjenzi wa hapo, wa hoja Ninatumia computer kugeuza mawazo ya kufikirika kuwa kitu kinachonekana Kinachosomeka, kinachoweza kubadilisha maisha ya mtu muingine huu ndiyo upande wa uzalishaji wa marifa ambao unanifanya nikae mbele ya skrini kwa saa nyingi bila kuchoka matumizi yangu ya pili kwa ukubwa ni utafiti na kujifunza zamani ili kupata jibu la swali ngumu ilibidi usafili hadi maktaba kubwa Leo kupitia kompyuta yangu maktaba ya dunia nzima ipo kwenye vidole vyangu Nitatumia kompyuta kutafuta tuatakwimu kusoma vitabu ambavyo havijachapishwa nchini kwangu na kufuata kozi za mtandaoni kutoka vio vikuu via mbali Computer imefanya niwe mwanafunzi wa dunia Iwe ni kujifunza luga mpia, kuelewa jinsi uchumi wa dunia unavyofanya kazi au hata kujifunza ufundi mdogo wa nyumbani kupitia video Computer ndie mwalimu wangu mkuu Inanipa uwezo wa kuchambua habari, kutafautisha ukweli na propaganda na kupanua uepo wa uelewa wangu kuliko ilivyo kuwa inawezekana miaka ishirini iliopita Computer yangu pia ndiyo injini inayopanda maisha yangu ninatumia kusimamia miradi, kupanga bajeti yangu ya kifedha, kufuatilia malengo yangu ya muda mrefu, kupitia majedwali na programu za usimamizi wa kazi Ninaweza kuona picha nzima ya maisha yangu katika mfumo wa twakwimu na chati. Hii inanipa hali ya utulivu. Badala ya kuwa na mawazo yaliosambaratika, ninaweka kila kitu kwenye kompyuta.

Hii ni swali ambalo linaguza kiini cha utu wangu na dira inayoongoza maisha yangu, kila uchao. Katika dini na imani, kuna mambo mengi, sherehee, mavazi, taratibu za ibada na sheria. Lakini kwangu, jambo muhimu kuliko yote ambalo ndilo mzizi wa imani yangu ni upendo wa kiungu unaothihirika kupitia huduma, Kwa binadamu, ninapofikiria kuhusu dini akili yangu haikimbii kwanza kwenye majengo ya kifahari ya ibada au sheria ngumu za kidini. Badala yake moyo wangu unatwama kwenye kanuni moja kuu upendo wa mungu huwezi kukamilika ikiwa hautaambatana na upendo kwa jirani Kwangu mimi dini si kitu unacho kisoma tu kwenye vitabu vitakatifu ni kitu unachokiishi kupitia mikono yako na maneno yako unapoingiliana na viumbe wenzako Mara nyingi, watu huuliza ibada ya kweli ni ipi? Kwangu mimi, ibada ya kweli inaanza pale ninapotoka nje ya nyumba ya ibada na kuingia mtaani Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni huduma kwa wasiojiweza Nina amini kuwa kila binadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa mungu Hivyo basi ninapomsaidia mtu mwenye uhitaji Ninapomfariji alievunjika moyo au ninaposimama kutetea haki ya aliedhurumiwa hapo ndipo ninapofanya ibada ya mungu yangu ya juu kabisa dini inanifundisha kuwa mungu hahitaji fedha zangu au sifa zangu ikiwa moyo wangu umefungwa kwa maumivu ya wengine huduma hii inanipa unyenyekevu. Inanikumbusha kuwa mimi ni msimamizi tu wa baraka nilizo nazo na nina wajbu wa kua mrija wa baraka hizo kwa wengine. Jambo la pili ni la kidini, ambalo ni guzo katika maisha yangu ni msamaha. Katika dunia ilivyo, njaa, visasi, chuki, kutoaminiana, dini yangu inanifunza kanuni ngumu lakini yenye nguvu ya kusamehe. Saba mara sabini, msamaha kwangu si ishara ya uthaifu bali ni ujasiri wa kiroho. Nina jambo la kidini ambalo linaniweka huru. Ninapochagua kusamehe, ninaikataa sumu ya chuki isiharibu amani yangu ya ndani. Dini inanikumbusha kuwa mimi pia ni mkosefu na nimesamehewa bila kila siku na muumba wangu Hivyo sina haki ya kumnyima mwingine msamaha Jambo hili ni muhimu kwa sababu linaimarisha mahusiano ya kibinadamu na kuleta utulivu katika jamii bila msamaha dini inakua ni mkusanyiko wa sheria zisizo na roho Jambo lingini ambalo ni muhimu kwangu ni salaa na tafakari lakini hapa simaanishi salala za kukariri tu zinazosemwa mbele ya watu Namaanisha ule wakati wa utulivu ambapo ninaunganisha nafasi yangu na nguvu ya mungu Salaa kwangu ni nanga katika ulimwengu wa mwenye vurugu na kelele nyingi Sasa inanipa nafasi ya kupumua ni wakati wangu wa kusema asante Kwa pumzi ya bure na ni wakati wangu wa kuomba hekima badala ya vitu Jambo hili la kidini ni muhimu kwa sababu linakuwezesha kuishi maisha mazuri.